Msimu wa mvua umeanza. Ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maharagwe wiki hii. Ardhi iko tayari. Nimeshalimia wiki iliyopita. Mvua itasaidia mimea kukuwa haraka. Ninahitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeya ana mbegu za aina nzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rama kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri. Nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia, mavuno mazuri yatatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula cha kutosha.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

Kuna mambo kadhaa ninayo jaribu kuyazingatia katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa, ninajitahidi kupanga muda wangu vizuiri. Ninapohisi nimechoka au akili imelemewa na kazi, na chukua wakati wangu kujipanga, kupumzika kidogo. Hilo hunisaidia kurudisha nguvu na umakini kabla ya kuendelea na shughli zangu. Pia nina zingatia afya ya akili, nina jipa muda wa kuwa peke yangu, kutafakari, au labda kufanya mambo yanayo nipa utulivu wa ndani. Wakati mwingine huwa najitenga na vifaa vya kielektroniki kwa muda, a hasa simu, ili nisije nikachoka kihisia au kiakili. Hilo hunisaidia kujirudisha katika hali ya kawaida. Sababu ukitumia simu sana saa zingine waweza anza kuumizwa macho. Ama unajipata ukona tabia ambayo si mzuri ya kukaa kwenye runinga. Kama si hivoal kwenye simu ukiangalia filamu za mitandao kama tiktok kama youtube ambayo ina ambukiza watu kwa njia zisizo faa. Kwa upande wa mwili, ninajitahidi kuwa na mazoea mazuri kama kula kwa kiasi na kulala muda wa kutosha. Ngawa sio kila siku mambo huenda kama nilivyopanga, ninajaribu kuadiri ninavyo weza kujali mwili wangu. Kwa sababu nina amini kuwa afya njema ndiyo msingi wa kufanya kazi yote mzuri, bila afya huwezi jipanga ama huwezi kufanya kazi ambavyo inavyo faa. Vile vile ninajitunza kwa kufanya mambo ninayo yapenda. Hua nacheza mchezo wa kusikiliza labda mziki au najihusisha na shughuli za ubunifu zinazofanya nijisikize vizuri. Mambo haya usaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa motisha ya kuandelea. Kwa jumla kujitunza kwangu ni kuhusu kupata uwiano kati ya kazi mapumziko na mambo yanayo nipa furaha. Najua si rahisi kila wakati najua hivyo. Lakini ninajifunza taratibu kujipa nafasi ya kujidhamini. Kwa sababu bila kujitunza ni ngumu kufanya mambo mengine kwa ufanisi. Hivyo utaweza poteza kazi ama utadharauliwa na jamii pia.

Natumia programu kadhaa kulingana na mahitaji yangu. Kwanza ninatumia programu za mawasiliano sana sana kama barua pepe na programu za kutumiana ujumbe kwa mfano kuna whatsapp, kuna programu kama labda facebook. Na ni kwa sababu zinanisaidia kuwasiliana na watu mbali mbali kuhusu kazi na maswala ya kawaida. Izi ni muhimu katika kupanga na bado kufuatilia majukumu yangu kazini na bado huku nyumbani na bado mtandaoni ili inisiachwe nyuma na wakati. Pia natumia programu za mitandao ya kijamii sana sana kuna tiktok na haswa kuna youtube. Nazitumia si kwa burudani tu pia kama zana za kazi. Humo natengeneza, kuhariri na kuchapisha maudhui pamoja na kufuatilia mitindo mipya ya kuona aina ya maudhui yanayowavutia watu wengi. Hii unisaidia kuboresha kazi yangu ya ubunifu pia. Na zaidi ya hapo, ninatumia programu za kupanga kazi na kuifadhi taarifa kama vile kalenda na programu za kumbukumbu. Hizi unisaidia kumbuka mambo muhimu, kupanga ratiba na bado kuiweka mawazo yangu katika mpangilio mzuri. Na bila programu hizi ingekuwa raisi sana kusahau ama kuchanganyikiwa. Na pia kazi nyingi hazingefanya kwa sababu sai wakati tunaoishi kazi mingi zinafanyika mtandaoni. Uko ndiko unakoambiwa na bosi wako wakati ambao na ufai kufanya hivi wakati ambao unafaa kufanya hivi. Mtu anataka uone kitu kingine labda kitu kipya kimetokea. Na kama hauna simu ama hauna chombo cha kuweza kuingia kwenye mtandaoni uone yanayoendelea utaachwa nyuma sana. Na kwa upande wa kujifunza kuburudika ninatumia programu za kusikiliza muziki. Kuna kutazama video ama filamu kama labda tiktok kama youtube. Na wakati mwingine kucheza mchezo ya ki elektroniki kama labda mpila. Na ama michezo ya watu kukimbia ama kutafuta kitu ama zile za jeshi mamabunduki vile. Na hizi unisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Na baada ya siku ndefu ya kazi lakini kwa jumla programu ninazotumia kila siku zinausiana sana na kazi. Mawasiliano na kujipanga. Kila programu ina nafasi yake. Na ninajaribu kuzitumia kwa busara ili ziwe msaada katika maisha yangu badala ya kunipotezea muda.

Kuna nyakati ambazo nimehudhuria matukio mbali mbali. Labda kama sherehe, kuna mkutano, uburudani. Na imebidi linunua tikiti zangu mapemo. Sababu mara nyingi mi ununua tikiti hizo kwa njia ya mtandaoni. Kwa kutumia simu yangu wa masaa zingine. Napige simu, nasema ni chukuliwe la labda nrafiki ya liye karibu. Kama sikitu ambacho ndezapata mtandahoni. Na jambo ambaro huni reisisha mchakato mzima. Hii hunipa uhakika wa nafasi yangu ya kunisaidia kuepuka usumbufu wa kununua tikiti siku za Tukio. Sababu unapotolewa kuwedea tikiti yako Lapu utapata zimeisha kama sivyo utapata kunala ini kubwa sana ambayo unapofikiuwa labda zishaisha pia ama labda utenda kununuwa kutoka wasi kwa watu wengine. Nua watakuzia kwa bei ambayo ni siya kupendeza na siya kiurafiki sana. Sababu pia wako hapo kutengeneza pesa. Kununua tikiti kwa njia hii pia unisaidia pia kupanga muda wa shugli zangu mapema ninapojua tayari ninatikitio huwa raisi kupanga mambo yangu kwa upande wangu ni njia salama ya venye unaraisisha mambo hasa taarifa zote hubaki kwenye simu. Na kwa jumla kununua tikiti za Tukio ni jambo ambalo nimelizoea sana. Na naona linafaa sana kwa sababu linakua muda wakunipa utulivu wakili kabla Tukio lenyewe lifike na pia nisichelewe kufika umu.

Zawadi nzuri zaidi nilio wahi kupokea, ni ile ambayo ilikuwa ya maana, kuliko thamani yake ilikuwa, ilikuwa ni zawadi ilio tolewa kwa nia njema, ni ya uelewe kuwa kile ninachopenda, aliyeleta, alijua ambacho mimi hupenda. Na zawadi hii ilinifanya nijisikie, kuthaminiwa na kukumbukwa pia. Jambo ambalo ni muhimu sana kwangu. Na kilicho fanya zawadi hiyo iwe ya kipekee sana. Ni kwamba ilionyesha mtu aliyenipatia, alinijua vizuri haikua tu kitu cha kawaida. Mbali ilikuwa kitu kilicho endana na maslai yangu na maisha yangu ya kila siku. Kila ninapo iona au kuitumia kwa sababu ni chombo ambacho mimi niko nacho adi sai hunikumbusha uhusiano mzuri na kumbu kumbu pia nzuri tulizo shirikiana nazo. Kwa sababu pia mimi nilipenda kwa sababu ilinisaidia kwa njia fulani. Na nikiongea kuhusu hii naongea kuhusu ilikuwa chombo cha kielektroniki ambao bado mimi hutumia adi sai hiyo ni kompyuta yangu hapa. Ninaipenda sana na mimi huitumia kila siku na ilikuwa kitu ambacho nilipewa na babangu. Na ili nisaidia kurahisisha kazi na pia masomo kwa sababu bado nilikuwa kule katika shule. Mbali ilikuwa kitu kilicho endana na maslai yangu na maisha yangu ya kila siku. Kila ninapo iona au kuitumia kwa sababu ni chombo ambacho mimi niko nacho adi sai hunikumbusha uhusiano mzuri na kumbu kumbu. Nimbaya sana ikiwa kama niwewe pekee yako hauna chombo cha kufanya kazi ya shule ama kufanya kazi zako za ziada. Ama pia kujiburudisha pia. Ama kutafuta vitu uko mtandaoni. Kujua ninikinacho endelea pia. Na pia kufanya kazi zinginezo na acha niseme. Aina hii ya zawadi. Huwa haipotezi dhamani kwa haraka kwa sababu haishikamani tuu na matumizi. Lakini pia ni hisia. Na kwa jumla acha niseme kuwa zawadi nzuri kwangu siyo lazima iwe ya gharama kubwa. Bali iwe ni ya maana. Hii ilikuwa ya maana kwangu. Na bado dhamani kubwa na zawadi inayotolewa kwa upendo na kufikiria. Huniguza zaidi kuliko zawadi yoyote nyingine. Na hii ndio ilikuwa zawadi ambayo niliyopenda sana. Na ambayo nishaipewa na nika furahia sana. Na sijiwai furahia hivo kwa sababu bado mimi hutumia hijichombo hadi waleo hadi sahi bado mimi nakitumia. Kwa sababu ni chombo ambacho kikondani ya rohoni mwangu kwa sababu nili kipenda na pia alijua kuwa alivyo fanya nishika mahali moyoni. Na adi wa leo. Mimi nina shukrani mingi sana kwa hayo.

Ninaposherehekea mwaka mpya mara nyingi huwa nafanya hivyo kwa utulivu. Na sana sana kwa tafakari sababu huu ni muda ambao unapata kuna kesi nyingi za watu kufa katika shughuli zao za sherehe. Na kwangu si lazime iwe sherehe kubwa kila wakati ambayo kuna watu wengi. Mimi huchukua muda wa kuangalia mwaka uliopita sana sana mimi huenda mahali nakaa chini nachukua kalamu na kitabu naandika yaliyofanyika mwaka uliopita natafakari mambo nilivyo fanikiwa kufanya. Na yale ambayo ningependa kuboresha. Na pia kitu ambacho watu wa shughuli kinacho ni ambacho tulichoshindwa kufanya ambacho kilicho anguka kabisa na tukashidwa kufanya. Na wakati mwingine, mimi husherehekea nikiwa na familia au labda marafiki wa karibu huwa tunakaa pamoja, tunazungumuza, tunaku yala. Na kushiriki kwa furaha, ya kuanza mwaka mpya huo muda, hunipa hisia ukaribu na mshikamano ambao ni muhimu sana kwangu pia mwaka mpya, acha niseme, hunipa nafasi ya kupanga malengo yangu mapya, baada ya kupitia, yaliyofanyika mwaka, uliopita, yaliyobaki ambako nilipoanguka na ambako nilipita. Na sifanyi mipango mikubwa sana bali hueka malengo yanayoweza kunielekeza. Na pia kutekeleza hatua kwa hatua hili nisipoteze njia. Ama pia niweze kujipanga nina ninavyofaa. Na kwa ujumla ninauona mwaka mpya kama mwanzo mpya. Au fursa ya kujirekebisha na huwa nasherehekea kwa amani matumanini na nia ya kufanya mambo kwa njia bora zaidi kuliko mwaka uliopita. Na kama nitaita labda watu wa nyumbani, hiyo pia hua nafsi kwa sababu nyote mtaeza kupatana baada ya mwaka mrefu na pia muwe mko pamoja, mnakula vyema, mkiongea kuhusu, mnavyopanga kufanya na mwaka unaokuja. Na pia unaeza kupatana na jamii, kujua kwa wako salama. Na kila mtu ako tayari na hii safari mpya ya mwaka mpia.

Kuna ujuzi katha ni naona naitaji kuimarisha ili niwebora zaidi katika kile nachofanya. Kwanza nina itaji kuendelea kuimarisha ujuzi wa kupanga muda na vipa umbete. Kadiri majukumu yana vio ongezeka, kwani muhimu kujua jinsia kugawanya muda, vizuri ili kuepuka msongamano wa wakati na pia kazi. Pia nina itaji kuimarisha ujuzi umawama wasiliano, sabu mi si mzuri sana igifika ni mawasiliano na watu hasa katika pia kueleza mawazo yangu kwa uaza na pia kwa ufanisi ujuzi huu ni muhimu katika kazi za kupanga na katika kushirikiana na watu tofauti na mawasiliano mazuri usaidia kupunguza ming'angano ama migangano ya kuboresha matokeo ya kazi. Vile vile nina jiona nikitaji labda kuendelea kujifunza na kumarisha ujuzi wakiteknolojia. Na pia ubunifu kuazababu teknolojia ubadirika haraka. Leo kuleo koko hivi kesho kuna chombo kingine kipia. Na hivyo ni muhimu kua tayari kujifunza. Mambo mapia kuboresha yale yalio kuisha kuyajua. Na hilihunisaidia kubaki katika wacha tuseme ni kiwango kizuri cha ushindani na naamini kua kuimarisha ujuzi ni mchakato endelevu kila siku huleta nafasi ya kujifunza naninajitahidi kuona kama fursa ya kukua badala ya changamoto.

Ndiyo, napenda hesabu. Hasa, kwa sababu inanifundisha kufikiri kwa mpangilio na kwa kina. Hesabu hunisaidia kuelewa uhusiano wakati wa mambo tofauti. Na pia kunifanya niwe makini zaidi katika kutatua matatizo. Pia kufikiria sana sana kwa sababu mimi kwa mfano changamoto mingi sana kazini ambazo pia zinahitaji hesabu. Kinacho, nivutie kuhusu hesabu, si nambari peke yake. Bali ni namna vinavyotumiwa kueleza hali halisi. Kupitia hesabu naweza kuchambua jambo, kulipima. Na pia unawezafikia hitimisho linalo eleweka. Hilo hunipa hisia ya kuridhika. Hasa ninapopata suluhisho baada ya kufikiria kwa muda hata hivyo, si kila ya hesabu ambayo ni rahisi kusema ukweli nyingi ni ngumu sana. Alafu sisi kama wanafunzi hufanya hesabu kutoka umri mdogo sana. Na hesabu ni wacha niseme ni kama kitu ambacho kila mtu anafanya katika maishani. Kila mwaka shuleni kutoka uwe mdogo hadi uwe mkubwa. Kila mwaka lazima tunafanya hesabu. Mbona hesabu na si hizi zingine kwa sababu hesabu ni kitu cha lazima maishani. Wataka kufanya vyema na pesa lazima ujue hesabu. Wataka kufanya kazi vizuri lazima ujue hesabu hesabu husaidia mtu kufikiria haraka kutatua suluhisho mbio mbio. Na hata hivyo, si kila sahemu pia rahisi kama nilivyosema. Kuna nyakati huwa changamoto, lakini changamoto hizi zinafanya ujifunze kuvumilia na bado uwe na nidhamu. Kadiri unavyoendelea kujifunza, hivyo ndivyo unavyoanza kuona vizuri, uzuri wake na bado umuhimu wake katika maisha ya kila siku. Na kwa jumla acha niseme kuwa napenda kwa sababu hunisaidia kukaza akili. Na pia hunipa msingi mzuri wa kufikiria kwa mantiki na bado kwa utaratibu pia.

Ninapo anza kazi, hatua ya kwanza kwa kawaida yangu inakuwa ni kupanga na pia kuangalia kile ninacho paswa kufanya hii ni muhimu ili kuhakikisha nianze kwa mpangilio ila sikwa mchanganyiko, sawa. Huwa naangalia orodha ya majukumu na kuamua ni kipengele gani kinachohitaji kipa umbele cha haraka zaidi. Baada ya hapo mara nyingi mimi hujinga kidogo kidogo kuanda vifaa na programu zinazohitajika ili kazi ieendelea vizuri kwa ufanisi. Na hii inaweza kuwa kufungua kompyuta ama naangalia barua pepe muhimu au kuandaa nyaraka zinazohitajika. Hatua hii hunisaidia kuanza kazi bila kuchelewa na kupotezwa muda kutafuta vitu. Na vitu mingi pia mimi hupanga usiku kabla ya kulala. Ili asubuhi nikiamka hakutakuwa na kazi mingi ile ya kufanya. Kama naweza chelewa kuamka na hakuna kitu mbaya una chelewa kuamka unaenda kazi na hujaoga ama labda hujajipanga. Na wakati mwengine kabla ya kuanza kazi kubwa huji chunguza kidogo na pia kufanya kazi kidogo kidogo ili kuanzisha mitiririko kwa akili. Hii husaidia kujiandaa kisikolojia na kuhakikisha akili yangu iko tayari kushughulikia changamoto zinaofuata. Alafu kwa ujumla ninapoanza kazi nachukua muda kidogo kupanga kipaumbele na kujiandaa kisikolojia. Na hii sana sana husaidia kazi iende kwa ufanisi na hunipa mtiririko acha niseme mzuri wa kufanikisha majukumu yangu yote.

Ndivyo, mimi napenda kukimbia. Hasa, kwa sababu hunisaidia kujenga afya ya, mwili na akili. Nasema, kukimbia, hunisaidia mimi mwenyewe kibinafsi nijisikie niwe mwepesi. Na hunipa nafasi ya kutaoa mawazo mengi yanayonikusanya kichwani. Na wakati ninapokimbia, mimi hupata muda wa kipekee, wa kipekee muda pekee yangu. Na pia mimi naeza kutafakari nikikimbia kwa sababu. Mimi huwa na mawazo mengi. Yaeza kuwa ni ya kazini. Yaeza kuwa ni ya nyumbani. Na hata kama ni kwa muda mfupi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Na kuongeza nguvu za kuendelea na shughuli za siku. Pia hunisaidia kuboresha stamina na nidhamu ya kujitunza. Hata hivyo acha niseme sipendi kukimbia kujilazimisha. Labda kama ile wakati nina shughuli mingi kwa akili nina stress mingi sana. Naeza pata kuwa nachoka. Kabla hadi sijafika ambako nimejiambia lazima nifike hapo. Alafu nirudi. Na ninapokimbia kwa hiari na kwa mpangilio mimi hufurahia zaidi na hunifanya nione faida zake. Na kama niko kwa ile state ambayo najua siwezi kukimbia pekee yangu. Mimi hufurahia kuwa na marafiki kwa sababu kutunapea na nguvu kutunakimbia tukiongea unaelezea mwenza shida yako. Alafu unasika amekupea tatizo. Amekupea tatizo lake. Alafu anakupea pia suruhisho. Na hata nisemeni shughuri rahisi. Lakini pia nichanga moto kubwa katika afya zetu pia. Sana sana sisi kama wanaume. Lazima uwe sawa wapu juu wakilini na pia mawazo. Na ndio mana mtikipatana katika harakati kama hizi kukimbia. Utapata kuwa mna saidia na utapewa suluhisho la kufanya jambo hili. Utapewisulisho la kufanya jambo hili kwa sababu kila mtu hupitia mambo tofauti. Na kwa jumla nasema kuwa kukimbia ni moja wapo ya shughuli nazo ninazopenda kwa sababu unisaidia kudumisha uwe wiano mzuri katia mwili na akili yangu.

Napenda kufanya zoezi na mara nyingi, mi hujaribu kufanya zoezi asubuhi kwa kuwa asubuhi mwili bado imepumzika na mazoezi hunisaidia kuamka, kuongeza nguvu na pia kunipa motisha ya kwanza siku yangu vizuri. Pia husaidia akili kuamuka na kuendelea kwa makini katika shughuli za siku. Hata hivyo, kuna wakati mazoezi huenda yakawa, jioni, hasa pale siku imekuwa ndefu au kuna shughuli nyingi asubuhi. Kwasababu zingine asubuhi unaamka alafu ushapigiwa simu wahitajika u usha fika labda masaa tatu mbele ya masaa ambayo hufika kazini. Sasa utajipata umeenda kufanya mazoezi jioni. Kwasababu mazoezi jioni wacha niseme husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Ulioa kusanya mchana sana sana kama una stress zako. Kama ni za nyumbani, ama za uko kazini na husaidia kupa utulivu kabla ya kulala. Na kwa jumla wacha niseme kwa haitegemei tu muda bali ni kuhakikisha mazoezi yameingizwa katika ratiba yangu ya kila siku. Na yote ni kwa jila kudumisha afya na pia nguvu ya mwili na sana sana akilini. Kwa sababu ya mawazo ambayo mimi hupata huko kazini.

Ndio, napenda kupanda milima, hasa kwa sababu huu nipa utulivu na kunifanya nijisikie karibu na asili. Kupanda milima hunipa nafasi ya kujenga na kujitenga na kelele za kila siku na pia kuzingatia pumzi. Mwili na mazingira ya nayonizunguka wakati wa kupanda, mimi hupenda changamoto yenyewe. Kwa sababu tuko wengi na najua sana sana sikuangi pekee yangu. Kwa hivyo tunenda na mwendo wa polepole na wa labda unachoka kidogo kwa sababu mpo wengi. Nahakisha kufika kieleleni. Hisia ya kufanikiwa unapofika juu ya kipekee sana. Pia mandhari unayoiona kutoka juu hunifanya nithamini zaidi uzuri wa mazingira. Nimepanda miti karibu mia moja na hamsini. Na ni jambo ambalo mimi hunifurahisha kiroho. Kwa sababu kuna mambo amboyo yanendelea huku dunia amboyo inaharibu mazingira na moja zenyewe ni global warming ndio maana zaidi ya hilo kupanda milima hunifurahisha. Kwa sababu tunapoenda na jua siko pekee yangu. Kupanda milimani kuna miti mazingira ni mazuri. Si kama huko mjini kuna miti kuna wanyama. Na utaeza kupatana na mambo mengi. Hewa ni safi. Njia nzuri ya kufanya mazoezi pia bila kuhisi ni kama ni kazi mzito. Na pia hunisaidia kunjenga nguvu ya mwili halafu pia inanipa muda wa kutafakari. Tunatembea hivo halafu mtu anapeana mawaidha. Unasikiza ambacho watu wanasema. Kama unashida unapea mwenzio. Kwa sababu labda hamjuani. Lakini ukimwambia labda amepitia hilo jambo. Kumaanisha ataeza kukupea suluhisho ambalo utatumia ukipatikana na kitu kama hilo. Kwa jumla ni shughuli ni nayopenda kwa sababu inaniunganisha afya na bado utulivu wa akili na furaha ya kuona vitu vipya.

Ninapokuwa kwenye msongo wa kazi, jambo la kwanza huwa siwezi kujifanya kama hakuna kinachoendelea, mimi sijui kujifanya, huwa najua tu nimelemewa. Na nakubali hilo badala ya kujilazimisha kuendelea kama kawaida. Mara nyingi mi huchukua mapumziko mafupi, hata kama ni kukaa kimya kwa dakika chache ya kupumua na kusimama mbali kidogo na kile nilichokuwa nafanya, hiyo hunisaidia kuweza kupitisha mawazo. Katika akili na bado kufikiria kuhusu ambacho nafanya. Wakati mwingine mimi hujitenga kidogo na kazi yenyewe. Naweza kuacha kile ninachofanya kwa muda. Nikitembea, nikisikiliza muziki au nikifanya jambo rahisi lisilohitaji kufikiri sana. Hilo hunisaidia akili itulie kidogo. Kwa sababu kuendelea kushinikiza kazi wakati umechoka mara nyingi hufanya mambo yawe mabaya zaidi. Pia hua najaribu kugawanya kazi vipande vidogo vidogo. Badala ya kuangalia kazi yote yako kuhisi imezidi uwezo wangu. Mimi huangalia sehemu moja tu. Ninayoweza kumaliza. Kwa wakati huu alafu naendeleza kwa upande mwingine. Na hii hunisaidia kupunguza pressure. Pia kunipa hisia kwamba kuna hatua, ninazopiga, hata kama hata kama iwe ni kitu ndogo unajua ni ati ni kitu ambacho nmeifanya. Na kuna nyakati pia mimi huzungumza na mtu. Kwa sababu naweza jua mtu ambaye alifanya hiki kitu na akapita kumaanisha ako na suluhisho. Na si lazima kuhusu suluhisho la kazi yenye bali ni kuachilia tu mawazo. Kuzungumza husaidia kuona mambo kwa mtazamo tofauti. Na pia kupunguza uzito wa yale yaliyokua kichwani na sio kila msongo uta unatakiwa ushughulikie pekee yako saa zingine unaita mwenzio akuje akusaidie ama uende uongee na mtu. Labda hiyo ndo shida ambayo iko hujongea na mtu hujapata uelekezaji na mtu mwingine. Kwa ujumla ninapokuwa na msongo wa kazi mi hujaribu kujipa nafasi badala ya kujilaumu. Najua sio kila siku nitakuwa na nguvu sawa na umakini ule ule. Basi kujipa muda wa kupumua hunisaidia kurudi kazini nikiwa na akili ilio tulivu zaidi na uwezo wa kuendelea.

Jambo muhimu zaidi nililofundishwa maishani ni heshima na adabu na hilo ilinifunza kutoka kwa babangu na pia kutoka kwa mamangu na tangu nikiwa mdogo babangu ilikuwa akisisitiza sana umuhimu wa kuwatendea watu kwa heshima. Bila kujali ni nani au wako katika nafasi gani. Kwake namna unavyozungumza na watu ilikuwa inionyesha sana aina ya mtu aliyekuwa unakuwa. Lazima ujue kuongea na watu lazima ukue na heshima kwa walio wazee kukuliko. Alinifundisha umuhimu wa maneno madogo ambayo mara nyingi watu huya chukulia kawaida. Kama kusema tafadhali asanti na labda ya samahani, alikuwa akisema kuwa maneno haya hayapunguzi dhamani yako, bali ina iongeza. Na tukiuwa huko katika shule ya primary na bado kuna secondary, lazima tungejua kuongea na wale wazee kutuliko, kuna walimu, kuna wale watu wazee, kuna wafanya kazi. Lazima ujue kuzungumuza nao kama unataka kusaidika. Mbona kwa sababu unapomaliza shule. Lazima utapatana na hawa watu na lazima utajifunza kuishi na wao. Lazima ujue kuongea na watu. Na hii ni kitu cha heshimu ambao kila mtoto anafaa kujua. Na pia alinifundisha kuwa ni sione aibu kuuliza u kuzungumuza na watu pale ninapohitaji kitu alinielekeza kuwa hakuna mtu anayejua kila kitu au anaweza kufanya kila kitu peke yake. Kuulizia msaada si kueleza hitaji lako kwa heshima ni jambo la kawaida. Na mara nyingi watu wako tayari kusaidia kuliko kutuntunaa navyodhani. Kilicho muhimu ni namna unavyouliza na jinsi unavyo wa heshimu wengine. Na ndio maana tumekuja kusoma kuwa lazima ujue kusema asanti. Lazima ujue kusema pole, lazima nijue kuongea na hao watu wazee ni waonyesha heshima wanahitaji. Kadiri nilivyo kuwa nilianza kuona kuwa thamani ya mafunzo haya katika maisha ya kila siku, katika kazi, urafiki na hata mawasiliano ya kawaida. Adabu na heshima hufungua milango mingi, watu wana kuwa tayari, kusikiliza, kusaidia na kushilikiana unapowatende kwa njia mzuri. Na kwa jumla, babu yangu wa alinifundisha kuwa mafanikio, siyo tu kuhusu kile unachofanya, bali pia kuhusu jinsi unavyo tendea watu wengine, kuna heshima, shukrani, na uwezo wa kuzungumza na watu kwa adabu ni mambo madogo, lakini yana mchango mkubwa sana katika maishani yetu kama watu wazima.

Ndivyo, napenda kula popcorn hasa kwa sababu ni chakula chepesi ambacho hakihitaji maandalizi mengi. Ni rahisi lakini kinatosha kunifanya nijisikie nimeridhika. Haja ninapotaka kitu cha kutafuna bila usumbufu. Kwa kawaida, mi upenda popcorn wakati wa kutazama labda kuna filamu au video ama labda nimeenda katika programu ya kuona video kama youTube. Au nikiwa tu nimepumzika. Kuna kitu kinachofanya uzowefu huo uwe wa kawaida na wa kupumzisha zaidi. Sio chakula cha kifahari lakini kina nafasi yake. Napenda pia kwa sababu kinaweza kuliwa kwa haraka, ni raisi kupika, unaweza kula polepole, huku ukiendelea na shugli nyingine. Na hakikuweki katika hali ya kushiba kupita kiasi. Ni chakula kinachofaa muda wa mapumziko ama sanasana ukiona filamu. Kwa jumla, napenda popcorn kwa sababu pia ni rahisi, kinapatikana na kila maali, ukienda sokoni, utapata, unaeza enda kwako nyumbani, utachukua maindi, utajitengenezea, na kinapatikana na wakati wa kupumzika, na wakijaribu kuwa zaidi ya vilivyo, na ni kitu kidogo kinachofanya wakati uwe mzuri zaidi, na pia itakubrudisha, na pia ulionao na watu wa familia na wapendwa.

Sifa moja muhimu sana ya kiongozi mzuri ni uwezo wakuwasikiliza watu wake. Kiongozi anayesikiliza haongozi kwa amri tu bali hujaribu kuelewa mawazo, changamoto na maoni ya wale anao waongoza. Hii huwafanya watu wajisikie kudhaminiwa na kuwa tayari kushiriki kwa dhati. Kiongozi mzuri pia huwa mkweli na wazi. Haahidi mambo ambayo hawezi kutimiza na haogopi kukiri pale anapokosea uaminifu hujengwa kwa vitendo, vidogo vya kila siku si kwa maneno makubwa. Watu huamini kiongozi anaye simama na kweli hata pale mambo yanapokuwa magumu. Pia kiongozi mzuri huwa na uwezo hamasisha wengine bila kuwa lazimisha. Kuongelesha watu, lazima uwe mtu ambaye anajua kuongelesha watu. Mtu ambaye tukileta shida mbele yake tunajua ataeza kukamilisha tulichopeleka mbele watu hujifunza zaidi. Kwa kile wanachokiona kiongozi akifanya kuliko anacho kuambia atafanya. Kwa hivyo lazima awe mtu ambaye anasema na anafanya na zaidi ya hilo kiongozi mzuri hujali pia maendeleo ya watu wake hatizami tuu matokeo ya haraka bali huangalia jinsi ya kuwasaidia wengine kukaa kujifunza na pia niaje bora niaje si bora utaongelesha mtu aje ninini wanahitaji mimi nitaleta si lazima aende aambiwe na hili hujenga timu imara ya mazingira ya heshima kwa sababu uongozi mzuri hau husu madaraka ila bali inahusu uwajibikaji heshima na uwezo wakunawia wengine pamoja na kufanikisha malengo.

Mara nyingi, napata habari kutoka kwa viyanzo tofaudi ili nipata picha pana ya kinachoendelea. Sitegemei chanzo kimoja tu kwa sababu kila chanzo huwa na mtazamo wake. Huwa nasoma habari mtandaoni kupitia tovuti za habari. Hasa zile zinazo julikana kwa kutowa tarifa zinazo kuwa sawa na zimechunguzwa vizuri. Pia upata habari kupitia radio, televisieni, hasa kwa tarifa muhimu au za dharula pia. Vyanzo hivi usaidia kupata mutasari wa haraka na tarifa rasmi. Wakati muingine huangilia mijadala au mahojiano ilikuwelewa zaidi mkutdawa habari badala ya kichwa cha habari yake tu. Na mitendo ya kijamii pia unipatarifa. Lakini huwa wanachukua tu kama tahadhari si kila habari inayo sambazwa humu ni ya kweli hivyo hutumia mitandao hiyo zaidi kama njia ya kuona kinacho zungumziwa ama kisha tunatafuta uthibitisho kutoka vianzo vinavyo aminika. Napata habari kwa kuchanganya vianzo tofauti na kujaribu kuzichambuwa kabla ya kuzichukuwa kama kweli. Sababu kwa sababu gani sababu tuna progiramu nyingi tuseme kuna youtube kuna programu kama vila tiktok. Izi zote kila mtu anatowa habari Youtube utapata kuna wasanii, utapata kuna wale ambao wanao peana habari ni watu kama ishirini. Watu kama elfu moja watu karibu elfu themanini kila mtu anapeana habari yake kama ni kitu kikubwa ambacho kilichotendeka. Kile town kuna mtu ambaye ametoa habari hii. Kuna mtu ambaye amesema hivi. Kwa hivyo utapata kunaye aliye andika uongo ili watu waeze kutazama wa furahie. Lakini kuna yule tunajua ambae ameenda aka sema kile kina chosemwa ambacho ni ukweli hii nikumaanisha lazima kwanza upitie ya kwanza ya pili ya tatu. Alafu uende pale televisheni kuna ile saa tisa saa tatu na bado saa saba, kuna zile kuna zile wakati wanakuja alafu wanatuletea tahadhari za hiyo siku wanaeza kutuelezea nini kilicho tendeka na hawa tunajuwa hawezi tupee information ambao tunajuwa haijatosheleza ama si nafsi na hunisaidia kubaki na taarifa sahihi na kuepuka kupotoshwa na habari zisizo na msingi hadi kidogo.

Ninapo punguza matumizi ya plastiki, hatua ya kwanza kila wakati ni kuelewa ni plastiki zipi ninaweza tumia kila siku na nizipi zinaweza kuepukika. Kwa mfano, badala ya kutumia chupa za plastiki, za maji, mara kwa mara. Napendelea kutumia chupa ya chuma, au labda naenda na thamos au, glasi ambao ninaweza kutumia tena na tena mara nyingi. Bila wakani nikichukua chupa naenda natupa. Watu wanachoma alafu zinaenda kuaribu environment yetu uko inje na mazingira. Pia mimi hujaribu kubadilisha mifuko ya plastiki kwa mifuko ya kitamba. Au reusable bags pale ninapo fanya manunuzi yangu. Sababu kila wakati nikienda kununua karatasi ni kumanisha kuna karatasi nyingi nyumbani. Zijikosa kazi nitafanya ninazo. Ntachukua nitaenda nitatupa huko inje alafu hivo ndivo ndaaribu mazingira. Kama si hivo ndachukua nitaenda pale. Alafu ndawatupa ambapo watu huenda kutupa takataka. Mtu ataenda atachoma. Iyo inavyo chomeka bado hio moshi itaenda alafu itaeza kuharibu bado mazingira yetu. Na hii si tu inapunguza plastiki bali pia inafanya maisha kuwa rahisi kwa sababu haijakosa au kubebeka vizuri. Na bado vitu za plastiki labda huaribika haraka. Lakini ukichukua reusable bags pale ama uende mifuko ya kitamba. Unajua hio itakaa sana. Na vile vile hujaribu bado kuepuka bidha zilizo na ufungaji wa plastiki zinazo itajika badala yake nachagua bidha zilizo na ufungaji wa karatasi au nyenzo zinazo weza kuharibika. Kama nikienda kununua tuseme nimeenda pale kwa buchari nimekichinjio nimeenda kuchukua nyama naeza enda na mali ambapo anaeza eka anapima alafu ananiekea hapo ndani mbona, nichombo ambacho nimetoka nacho kwangu nyumbani, nitaenda nacho nyumbani na jua nitapakua kilicho ndani alafu na jua nitaosha hivyo haja nifungia na gazeti na bado hajaeka karatasi ya plastiki kumanisha hivyo nimeweza kusaidia kwa mazingira kwa sababu kutumia vitu ambavyo viko tayari zilikuwa zishahusishwa na kitu kama nyama kitanuka. Na si kama manukato itanuka kumanisha. Lazima ndatupa sitaeza kukitumia tena na hiyo ni kuharibu mazingira. Na zaidi ya hayo. Napenda pia kuhakikisha plastiki ambazo siwezi kuepuka zita zinatupwa kwa njia sahihi. Au zinarecycliwa. Na si tu kutupwa ovyo ovyo bali kuhakikisha zinashughulikiwa na njia inayo punguza madhara kwa mazingira yetu. Na kupunguza plastiki kwangu ni mchangamoto na bado ni mchanganyiko wakubadilisha tabia ndogo ndogo hapa na pale na pia kuchukua hatua ni uangalifu kila siku na haijalishi hii hatua ndogo lakini zinapo changanywa zinaweza kufanya kuwe na tofauti kubwa sana kama kila mtu anaeza amua kutii na bado kuendeleza na humwendo wakusaidia kuchunga mazingira yetu na bado kupunguza madhara kwa haya mazingira.

Napenda kuhifadhi vitu vya thamani kidogo. Si tu kwa sababu ya thamani yao, ya kifedha, bali pia kwa sababu hubeba kumbukumbu au maana flani. Kwa mfano, kitu kidogo kilichotolewa na mtu muhimu kwangu kama zawadi au barua, huwa nakihifadhi kwa makini. Hii hunifanya nikumbuke tukio au mtu kwa muda mrefu. Pia napenda kuhifadhi vitu vinavyoweza kunisaidia baadae, hii inaweza kuwa labda kuna kitu muhimu nilichoandika, kuna labda kuna barua iliotumwa, au kuna vitu vidogo vya kazi ambavyo vina thamani katika kufanikisha mambo fulani. Si lazima vitu viwe vya kifahari, zii zii zii. Lakini kuwa na uhakika kuwa havipo kuwa havipotei ni muhimu. Kuhifadhi tu kwani kwangu ni kama mchanganyiko wa hisia na akili na huwa inafanya nijiskie nimeridhika kitu kama ninachosema ninacho cha thamani ni kitu cha thamana kwangu kwa sababu gani kwa sababu nilipewa na mzazi wakati ambabo nilihitaji sana na kitu ambacho nimetumia kwa miaka kama mbili hivi kwaivo ni kitu cha thamani kwangu ni kitu ambacho naichunga na moyo wangu na nakipenda vile vile na pia huniwezesha kutunza mambo muhimu kwa muda alafu, naezaitumia kujiburudisha, naezaitumia kutuma barua pepe, naezaitumia kuongea na marafiki, kucheza kama kuna michezo, kuangalia michezo pia filamuni ambayo inayochezwa huko, huko nje na inanisaidia pia kwa izo zote. Na wacha niseme kuwa sio kila kitu tu, lakini kitu cha thamani ni kile kitu ambacho kina maana halisi kulinganisha na vile vingine ulivyonacho.

Napenda paka kuliko mbwa. Ingawaje leo kwanini watu wengi wanapenda mbwa. Paka kwangu wanavutia kwa sababu wanauhuru wao. Hawalazimishi sana umakini wako. Lakini bado wanajua namna ya kuwa karibu pale wanapohitaji au wanapojisikia salama. Napenda pia tabia yao ya utulivu pia. Na pia saizi yake pia paka ni wadogo kulinganisha na mbwa mbwa ni wakubwa sana. Na paka wanaweza kukaa kimya kwa muda mrefu. Wakichunguza mazingira yao na hilo linge endana na mtu anayependa nafasi yake binafsi kama mimi lakini kukaa na mbwa mbwa ataruka ruka pale. Atasumbua na hautakuwa na nafasi yako ya kibinafsi. Na paka hawaitaji uangalizi wa kila dakika. Jambo ambalo linafanya iwe rahisi kuishi nao bali ni bila pressure si lazima uwe hapo watafanya ambacho wanataka si mnyama mkubwa tena kufanya jambo mbaya kubwa lakini mbwa ukimwachilia vibaya kwa nyumba huyu mnyama atakufanyia madhambi huyu mnyama ataenda ata haribu kila kitu. Kwa sababu kuna michezo mingi ataingisha matope lakini paka ni mdogo, paka ni mtulivu. Hata hivyo, sikwamba sipendi mbwa kabisa, mbwa wananguvu, uaminifu, na pia wanaezakuwa marafiki wazuri sana, ilapaka paka, paka ana urafiki ya pana, waja kwako kama wanataka kukula, kama kuna kitu wanacho hitaji, au kama nilivyosema, kama wanapojisikia, wako salama, lakini paka wanyama wenye maringo sana kabisa. Lakini kwa mtindo wa maisha wangu, paka wanaonekana kunifaa zaidi, wanajua kuwepo bila kuleta kelele nyingi, na bado wanaonyesha upendo kwa njia yao ya kipeke. Sikama mbwa mbwa ni mbwa akona mchezo mwingi, atakuja ataruka, lakini paka hatafanya vile, lakini atakuja, atakuzunguka, halafu atakuangalia, atalala, kwa mikono yako, atakupaa, atakuja atalala, lakini hana usumbufu mwingi. Lakini kwa jumla napendelea paka kwa sababu ya uhuru wao sana sana utulivu na bado navyo namna wanavyo weka mipaka yao. Si swala la nani ni bora bali ni nani anaendana zaidi na m kua.

Kwa kawaida na hifadhi data yangu katika sehemu tofauti kulingana na matumizi yake. Kuna data ninayo hifadhi kwenye kompyuta yangu kibinafsi, haja ile ninayo tumia mara kwa mara, au ninayo hitaji kwaha raka. Hii hunipa urahisi wa kuifikia bila kutegemea, tuseme kitu kama interneti, ama kutumia chombo kingine ambacho kinaweza nisaidia, kufikia kitu ambacho kikombali. Na pia huhifadhi data muhimu kwenye huduma za mtandaoni. Hii inanisaidia kuwa nakula ya ziada endapo kitu kitatokea kwenye kifaachangu. Nirahisi pia kuifikia kutoka kifaa kingine pale inapo hitajika bila kubeba kitu pamoja. Kwa baadhi ya data, hasa ile ni nayotaka kuiweka salama zaidi au kuitenganisha na kazi za kila siku. Mimi hutumia vifaa vya nje kama vile kuna flash drive, kama sivyo ni kona hard disk ambayo ya nje ambayo ni metumia kuweka vitu hivi. Njembali na pekeeyangu mbona, naweza beba hichichombo kila mahali ni nachoenda, lakini saa zingine siwe zie na kompyutayangu. Na hii hunisaidia kuweka mambo katika mpangilio na kupunguza msongamano kwenye kifaaki moja. Na kwaujumla tuseme kuwa mimisipendi kuweka kila kitu sehemu moja kwa sababu hicho kitu kinaweza potea unaweza poteza data. Waweza hitaji kitu labda kuna hakaame kuja akaweza kuiba ulichokuwa nacho ama mtu aka futa ulichokuwa umetengeneza. Na wachani seme kuwa kugawa data katika maeneoto fauti hunipautulivu wa akili. Na pia kunifanya nijisikie nimejipanga zaidi. Ni suala lamazoea tu na kujua nini kinafaa. Kue kwa wapi kulingana na matumizi yake.

Ninapofikiria kuhusu haya napata kufanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Hapo akili huwa iko fresh kabisa, kuna nguvu za mwili na pia unaweza angalia, unachofanya na utaelewa rahisi. Na bado utaweza kufocus. Kwenye focus zipo juu kidogo kulinganisha na utakavyokuwa siku mzima inayofuata. Na unaweza kushughulikia kazi ngumu bila kuchoka haraka. Ni wakati mzuri wa kuanza mambo yanayoitaji umakini mkubwa sana. Kuma kwa mfano nikiamka asubuhi lazima niende, lazima nifanye tizi kidogo. Lazima niinue mawe mbili tatu. Mbona najua mwili wangu uko na nguvu ya kufanya hivo. Kaya nikimbie. Mbona nakimbia asubuhi na si kukimbia jioni? Kwa sababu nimeamka na mwili ambao una nguvu sijafanya kitu kingine. Nimeweza kutulia ya kutosha mwili wangu una nguvu. Hata hivyo, pia kuna wakati mwingine nikiwa jioni. Hasa pale asubuhi zimepita na bado nina nguvu kidogo. Kwa kawaida siku hiyo, tayari nimepata mapumziko. Na sasa idea za awali hivyo ni pia inaweza kuwa productive, ikiwa nimepanga vizuri ratiba yangu. Lakini si kila mtu anendana na jioni. Baadhi ya watu wanapata kushindwa kuweka mawazo yao mahali pamoja na kuweza kufanya kitu. Taratibu wakati huu. Napendelea kuanza kazi asubuhi, kushugulikia kwa magumu kwanza, kisha kuendelea na kazi raisi zaidi ya asubuhi za mapema au jioni inapobidi. Hii inasaidia kuwa na mtiririko mzuri wa siku ya kufanya kazi ya ufanisi zaidi na ili nisiweze kufanya makosa mengi ata kama kutakuwa nayo.

Ninapopata nafasi ya kufanya marafiki wapya. Mara nyingi huwa ni pale ni kipikiano na wadu kwenye shugli ambazo miufuraii. Hapo ndipo mina pato na wadu ambayo ambao naeze ita marafiki mbona Kwango rafiki ni mtu ambayo tukona vitu ya dhamali naye ama tunafanya vitu vinavyo karibiana ama tunapenda kitu ambacho ni kimoja. Tuna utofauti mwingi kulinganisha zile vidu ambazo si tunafanya. Na hii inaweza sa zingine si lazima iwe ni mali ambapo naenda kufurahia. Inaweza kuwa ni kazini kwenye mradi wa kibiashara au kwenye uchotuseme tukishikana pamoja kimasomo au kuangalia vitu za teknolojia. Na watu wanaofanya mambo sawa nawe hua raisi kuungana nao. Kwa sababu kuna kitu cha msingi kinacho shirikishana tayari. Pia marafiki upatikana kwenye vitu kama hizi kama wacha tseme kuna vitu kufanya functions za kijamii au burudani. Kuna michezo, kuna mazoezi na hada mikutano ya kiutamaduni. Hapa unapata watu ambao wako mbulia na pia mnaweza kuzungumza kwa urahisi bilapasho. Hii inafanya urafiki yanze kwa mienendo mizuri ambumi huita natural flow na siya kulazimisha. Mitandao ya kijamii pia inaweza kuwa sehemu ya kupata marafiki. Lakini napendelea pale tunapawanza kuzungumunza kwa kawaida, kushirikiana kwenye jambo flani. Baadaya kuanzisha mazungumunzo bila kutuwana uko nyuma. Na hapo urafiki inaanza kwenyewe, uelewe, na bado unapata mna vitu ambavyo, nyote wawili mnapenda, na hapa na moza, ama labda, nyote wote mwapenda kuona mpira, ama nyi wote wawili mwapenda kusikiza, wimbo wa aina flani. Ni kumaanisha tukipatana na kitu ya kwanza ambacho tutaongea kukihusu ni kile ambacho kilituonyeshana kua sisi, mimi na wewe, tunaezaskizana mbona. Ndakuja ndakuuliza, uliona ule mpiri ulio chezwa jana uliona kua yule mshindi ule mkibizi wetu wa nchi alishinda. Mwana ntaanzo hivyo ni kwa sababu, ilifika nikapata, unapenda ayo, na pia mi napenda ayo. Basi hivyo ndivyo ambayo tutezo kwanza kuzungumza na hapa akuna kulazimisha na marafiki wapya hupatikana pale unapoingiliana na watu kwenye watu wakifanya, fujugli zao, zinazoendelea, wanawewe pia ukiwa na wawo. Napale kuna vitu ambavyo mawaza tuseme vitu naita purpose ya kuwa pamoja. Hiyo ni njia nzuri ya urafiki kuanza kwa sababu inamsingi tabiti na haiishi ovyo.

Ndiyo, napendelea kutumia mitandao ya kijami, lakini si kwa kutumia kila wakati. Kwa kawaida, huwa ninaingia pale, ninapohitaji kupata habari, ama kuangalia, labda kuna kitu mpya, ama kama rafiki fulani amenitumia barua pepe, au kushiriki jambo fulani la kazi au labda burudani. Sipendi kutumia muda mwingi bila sababu, kwa sababu mara nyingi napoingia tu kwa shughuli zako za kujifurahisha, muda unapata haraka bila wewe kujua. Muda utapita, utaisha, utapata kuna mambo mengi sana ambayo ulikuwa unafa kuwa umefanya na hujafanya. Napendelea pia kutumia mitandao ya kijami kwa njia inayonisaidoa kujifunza kitu kipya kama hata tuseme kuangalia vitu kama content za elimu mtu anaweza kuwa anatangaza kitu mpya cha teknolojia ama kuwe kuna mtu ambaye anafunza kuhusu tuseme darasa fulani ama subject fulani. Na hii inafanya muda wangu kwenye mtandao. Uwe na maana zaidi kuliko kutumia tu kupigia ama uku hapo unafanya tu scrolling bila kufikiria. Zaidi ya hilo, ninapendelea kuwa mtu mchaguzi sana, mi hupenda kuchagua sana. Ndo maana nasema kuwa, si kila programu au kila mtu napoendelea kushirikiana naye. Hii husaidia kuepuka kelele na kuhakikisha mazungumuzo au tarifa ninazopata ni muhimu. Kwa ujumla, mtandao ya kijamii ni chombo kwa ajali ya mawasiliano ya kusoma. Na si tu ikue hapo ya kuingia tu mtandaoni kufanya na chombo.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni kile kile kilichorahisi lakini kinaburudisha kweli. Kwa mfano kuna coca cola, kuna fanta lakini kwa zote kuna hio inaitwa sprite mimi napenda kunywa sprite umeona. Kwa hivyo wacha niseme kuwa mara nyingi napendelea juisi ya matunda, hasa juisi za machungwa, ama maembe ikiwa imewekwa baridi vizuri. Lakini tukianza kuongea kuhusu kitu kama Sprite hiyo haina juisi. Kwa hivyo kama ntaongea kuhusu ambayo ni tamu na bado ni baridi naezaongea kuhusu napenda maembe mimi napenda maembe sana. Inakuwa ni maembe freshi ambayo hailemei na inahisia ya kupumzika. Hasa wakati wa joto kali au baada ya siku ndefu. Pia napenda maji baridi sana. Hasa pale nina pohisi nimechoka ama tuseme nime kuwa nikifanya kazi kwa muda mrefu wakati mwingine hakuna kitu kinacho piga majibaridi kwasababu yanarudisha mwili katika hali ya kuwa kawaida bila kuongeza mambo mengine. Ni rahisi lakini yanafanya kazi. Kuna nyakati pia napenda vinywaji vingine vya baridi. Kama soda, ama labda kinywaji chenye ladha, ya limau. Lakini si kila wakati. Mimi huvitumia zaidi kama burudani ya mara chache. Sio kwa mazoea ya kila siku umeona. Kwa sababu hizi vitu ambazo vina sukari mingi vinaeza kuharibu meno kama si hivyo kuhara mambo ya ugonjwa hapa na pale Either way nasema kuwa na pendelea vinywaji vya baridi ambavyo ni rahisi vinaburudisha na mengi sana. Kile kinachonipa utulivu na kunifanya nijisikie freshi hicho ndicho nitachagua kila wakati na mara nyingi. Na pia naezasema kuwa kila mtu anafaa once at a time.

Ndiyo, nimewahi funga fuga ndege nyumbani na kwa kweli ni uzoefu mzuri lakini unahidaji uvumilivu Kuzabu ndeke usaidia kujua zaidi kusu wajibikaji sa zingine na kwa sababu uwezi kuachatuhu lazima umulishe kumpeleka kwenye majisafi ya makuwa pelekea maji au kuwakikisha kuwa wakomazi ingira safi ya salama. Kwa mfano wa ndege tukiongea tunaongea kuhusu kuku. Kuku ni wanyama ambao hula sana. Kuku lazima uwangalie, kuku lazima uwe hapo, kuku lazima uwapelekee maji. Kama ni kuku ambao umeeka, sana sana tutatumia aina kuku ambao wanaitwa 'broiler' kuku wenye rangi nyeupe ama nyeusi ambao, kuku wazembe kweli. Acha niseme hivo. Unawapelekea kila kitu na kuku hula, hao kuku hula. Kuku kama mia moja, kuku watala, wacha tuseme kilo kama tano hivi kila asubuhji, ama wacha tuseme kila siku watakula kila tano, watakula sana wanakunywa maji mingi. Kwa hivo nikisema hivo ni kumaaisha kuwa, wanakufunza zaidi kujua kuhusu uwajibikaji kwa sababu usipofanya hivo, watakufa. Unapoteza pesa, hii ni kwa kwamba unaweza uza, unaweza kukula nyama pia. Acha niseme kuwa, kila ndege ana tabia yake, na kujua tabia hizi, hufanya mambo yawe rahisi ama bado changamoto kidogo. Kwa mfano baadhi ya ndege huwa warembo na wakubwa kidogo wa mawasiliano. Wengine wanahitaji muda zaidi kuzoea. Hi hunifundisha kuwa, kila kitu kinahitaji kuendewa na 'approach' tofauti. Pia kufuga ndege, kunafundisha mtu uvumilivu. Kwani utakuta unatumia pesa. Maji mingi lazima uwape asubuhi, masaa ya saa nane hivi, ambapo jioni kabla hawajalala lazima ubadilishe maji, lazima uwapelekee chakula, hasa unapojaribu kuwafundisha au kuona wanavyojifunza tabia ambayo ni furaha kuangalia wanavyokua, wako starehe na wanavyo shirikiana na wewe. Lakini pia ni kazi ya kila siku kuhakikisha wanastawi. Kwa kufuga ndegi nyumbani, ni mchanganyiko wa burundani pia, unajua sababu kitu ambacho 'Responsibility' hii ni kazi yako upende usipende utafanya kwa sababu usipafanya utalia kwi kwi kwi peke yako. Kitu kinacho fundisha watu kuhusu tabia na pia kushirikiana viumbe wengine kwa heshima na pia.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao, kuna kitu fulani kina vutia sana kuhusu kukaa na watu, bila simu mkononi, mkizungumza, huku, mkipanga mikakati, michezo ya ubao hunilazimisha kufikiria mbele. Huku kwenye niko tunaitanga draft ama kwa hivyo, tutacheza zingine kama vile kuna draft, chess. Kwa sababu inasaidia kusoma tabia za wachezaji wengine na wakati huo huo kufurahia muda wa pamoja. Mbona mko hapo kujaribu kuoutsmart huyo mwenzako kufua kwa mfano Anikini kifanya hivyo, atafanya hivyo, kwa hivyo, nipendele maali tajaribu kufikiria. Na nikifanya hivi atafanya hivi. Au nifanye hivi kwa nini. Kwa sabu nikifanya hivi atafanya hivi. Na kama atafanya hivi basi nitojua njia ambao nitaenda. Baada ya hapo kwa hivyo mimi napenda hasa michezo inayo hitaji akili na spia uvumilivu. Sia kukimbizana sana. Lakini inafurahisha kuona jinsi michezo pamoja mara moja unaweza kuleta ushindani mdogo kuna vicheko na hata mchadala wakirafiki wakati mwiingine unashinda wakati mungine unapoteza lakini kubali matokeo bila drama kwa sababu uta wezafika wapo lafu idhani we mjanja lakini kuna wajanja kukuli kuna wamba wamekua hapo kukuliko wamekua po kwa muda ya mwingi kukuliko na hayo ni mafunzo madogo ya misha ya nayo kuja kwa njia burdani kutu niseme kuwa michezo ya ubao ni njia nzuri ya kupumzika na pia kuunganisha watu pia kufurahisha akili kwa wakati moja ama mwingine asa wakati wajioni ya ma weekend mama pia mkitaka mnapomaliza kazi kwa hiyo siku kifika nyombani ni viyema kuenda kujaribu na wanafano watu wa familia kucharibu kitu kipya.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini kwa mtazamo wakuelewa na kuchambua, si wakubishana tu, siasa zinaadhali maisha ya kila siku. Tunaanza kutoka pale kwa uchumi, tunakujua kwa elimu, hadi fursa za kazi zenyewe. Na kwa hiyo ni muhimu kuelewa mwelekeo na sababu zilizo nyuma ya maamuzi yanayofanywa ni napo zungumza kuhusu siasa, ninapendelea hoja zilizo na msingi, takwimu au pia na muktadha badala ya maneno ya jaba ama heli ambayo ambayo si yenyewe, mbona. Kwa sababu, watu wengi huongea kuhusu siasa lakini huwajui kwa hio siasa mbona wamepewa fununu, wakipewa fununu. Wanaenda alafu wanaendeleza hizo fununu. Kwa hivo unapata, watu wengi kwa ujumla wanaongea kuhusu kitu ambacho sicha ukweli, hakina umakini, hakijadhibitishwa. Na pia napenda kusikiliza mitazamo tofauti kwa sababu siasa si nyeusi au nyeupe. Maranyingi kuna kijivu katikati, kusikiliza watu wenye mawazo tofauti hunisadia kuona mapungufu na nguvu za hoja zangu mwenyewe. Na mazungumzo yanapokuwa ya heshima na yenye lengo la kuelewana, siasa zinaweza kuwa somo la kufunza sana. Ila acha niseme kuwa, nipo tayari kuzungumza kuhusu siasa mradi tu, mazungumzo yawe na busara yenye heshima na pia inayolenga kuelewa hali halisi na athari zake na siku shinda tu hapo watu wakibishana kuhusu mjadala.

Ninapojali nywele zangu sifanyi kwa ratiba kali sana. Lakini huwa makini na kile nywele zinahitaji. Kwa kawaida kuosha nywele mara moja au mbili kwa wiki. Saa zingini ya tatu kama kuna mahali ambako nataka kuenda. Na kulingana na hali ya hewa na shughuli nilizofanya. Nikiosha sana nywele hukauka nisipoosha kabisa. Hukosa uhai. Kwa hiyo huwa nasikiliza nywele zangu kuliko kalenda mbona. Mi napenda nywele zangu sana mbona. Zangu nywele zangu ni kubwa mi huwa sinyoi sana. Na baada ya kuosha huwa natumia mafuta au krimu nye lpesi. Ili kueka unyevu unyevu. Pia mi ni mtu wa nywele nyingi napenda nywele zionekane kubwa. Zenye volume na uhai. Si zile zilizo lala chini bila kujulikana. Kwa hiyo sipendi bidhaa nzito sana zinazobana nywele napenda nywele zipumue ziwe ziwe zenyewe ziwe free zinazotaka na kuhusu matunzo ya kila siku, si lazima nifanye mengi, huwa nachana kwa upole, sielekei kuvuta sana, na najitahidi kuepuka kuziguza sana kwa joto. Wakati mwingine huacha tu ziwe, hivo tu pekee yake, ziko tu bure, na kwa sababu nywele pia zinitaji kupumzika. Sikia, nywele pia zinitaji kupumzika. Na mimi ni mtu wa big hair energy naeza sema kujieleza. Napenda nywele zionekane, zenye nguvu, ni kubwa. Pia inasaidia kuonyeshana mimi kama mtu vile nilivyo. Kuna mtu alisema kuwa unavyvaa inaeza nielezea we ni mtu wa aina gani. Nywele yako, ulivyonyoa ulivyoweka nywele yako. Itaeza kunieleza wewe ni mtu wa aina gani. Na sifanyi mambo kwa presha ya mambo yanayoendelea. Kuna style mpya labda imetokea kila mtu ajaribu kufanya hivi hapana huyo si mimi. Nafanya kile kinachofanya nywele zangu zijisikie vizuri na kunifanya nijiamini. Kwangu nywele si tu mapambo ni sehemu yangu mi mwenyewe ya mwili ambayo nina ruhusa ya kufanya ninavyotaka na kuamua ambavyo nitataka zikae.

Siwezi sema napenda muziki wa jari kwa sababu ni kitu nimesikiza kutoka nikiwa mdogo lakini ndiyo napenda muziki wa jari. Kwa sababu unaladha ya pekee sababu unabeba historia, na tamaduni na bado kuna hisia za jamii bado. Na unaposikiliza ngoma za asili ama za kienyeji au nyimbo za jadi. Unahisi kama unaunganishwa na uzazi vilivyo pita. Kuna ujumbe wa maana ndani ya maneno ya midundo ambayo hahitaji kupambwa sana ili kueleweka. Watu wengi ambao wako umri wangu utapata wengi hawasikizi. Lakini kitu kinachofanya nisikize ni kwa sababu mimi ni mtu mtamaduni sana. Si sikizi sana lakini mimi hutaka kujua walikuwa wanafanya nini. Kwa sababu hizi siku nyimbo ni aina mingi sana. Watu wanastyle mpya za kucheza nyimbo. Lakini ukisikiza za kitambo, unaweza kuelewa tamaduni ambazo walizokuwa nazo, wali imbaje, mbona alisema hivo, kulikuwaje hizo siku, walikuwa wanatumia ala za muziki zinakaaje. Na muziki wa jadi pia univutia saa zingine kwa sababu una ukweli ndani yake. Nyimuwezi sikuwa zina ukweli ni kila mtu ajaribu kuonekana ni mtu mzuri na pesa. Lakini zilikuwa na ukweli, haujaribu kuiga au kufwata mitindo ya haraka. Unasimulia maisha halisi. Kuna sherehe labda zilizokuwa huzuni mahali walivyofanya mazishi. Kazi na bado imani za watu na hii ilinifanya pia niheshimu zaidi kama njia za mawasiliano na pia kuhifadhi utamaduni wetu na pia napenda muziki wa jadi kwa sababu unanituliza na kunikumbusha mzizi. Mizizi mzizi sana sana. Hii ndicho kitu cha maana sana ambacho kinafanya mimi mwenyewe nisikize nyimbo za jadi. Ni muziki unaofundisha, bado unaburudisha na pia unaendelea kuwa na maana hata kadri muda unavyopita.

Ninapo soma habari mtandaoni, huwa naanza na vianzo vinavyo aminika na vyenye sifa yakutoa taarifa sahihi. Kwa mfano, unapenda kuona magazeti makubwa ya kimataifa, kuna aina kama kuna BBC, kuna Al Jazeera, na pia kuna zingine, pia si hazijulikani sana, lakini bado kuna vitu kama Fox News na bado kuna CNN. Lakini pia ninasoma vyombo vya habari vya ndani vinavyozingatia siasa kuna uchumi na bado kuna jamii kwani kuna channel na pia kuna zote zinatoka mahali tofauti tofauti utapata hii sana sana yaongea kuhusu vita marekani ingine utapata inaongea kuhusu ambavyo kunaendelea kuhusu mafta kule Saudi Arabia ingine itaongea kuhusu viongozi ambao wako Afrika. Lakini kitu nasema ni kwamba ayo yote husaidia kupata mtazamu mpana wa mambo yanayo tokea hapa duniani kwani kuona kuhusu ama kuendea habari kutoka kwa mitandao kama ya BBC ama aljezira huoni tu kuhusu nchi moja kama for example nikisema ni kutumia za nchi za nchi zinaonyeza kuhusu yanayoendelea huku kwetu. Lakini nikitumia kitu kama BBC nitaeza kuona mengi yanayofanyika huku nje bado kwetu kote duniani. Na mara nyingi mi huanza kwa kusoma vichwa vya habari ili kuona ni ipi ni sehemu ya kuendelea kusoma baada ya hapo na chambua makala kamili nazingatia hoja na ushahidi uliopewa na mara nyingi na linganisha ripoti kutoka vianzo tofauti ili kuwa tofauti na uwekaji wa taarifa. Mitandao ya kijamii, pia huwa ni sehemu ya haraka kupata mwenendo wa mambo, lakini kila kitu kinachosomwa huko, kinakaguliwa kwa tahadhari. Kuna uongo mwingi na upotoshaji, hivyo huangalia kama taarifa hiyo inaendana na vianzo vinavyo aminika. Pia napenda kusoma uchambuzi na maoni ya wahariri wa kitaalamu kwani husaidia kuelewa sababu mwelekezo na bado matokeo ya taarifa mtu husikia kwa jumla nasema kwamba kusoma habari mtandaoni kwangu ni mchanganyiko wa kuchagua vyanzo vinavyo aminika kuchambua kwa makini na pia kulinganisha mati mitazamo tofauti na pia hiyo husaidia kuwa na ufahamu wa kweli na kile kinachoendelea na sio kuzingatia tu habari zisizo na udhibitisho.

Napenda kusafiri sana nikitumia GPS zaidi. Hasa, ninapokuwa katika eneo nisilolijua vizuri. GPS hunisaidia kuona njia kwa haraka, pia kuepuka kupotea, na pia kupanga muda wa safari kwa ufanisi. Ina nipa pia uhakika fulani, hasa pale ninapokuwa na haraka au ninahitaji kufika mahali kwa wakati maalum. Hata hivyo, ramani za kawaida bado zina nafasi yake. Ninapokuwa na muda, wa kutosha, na nataka kuelewa eneo kwa undani zaidi. Napendelea ramani. Ramani hunilazimisha kufikiria kweli kuelewa mwelekeo wa barabara na pia kujenga picha ya eneo kichwani. Ili, nikikuja tena huko mara ya pili sita hitaji ramani ama pia sita hitaji kitu kama GPS. Na hii inasaidia pia kukumbuka meneo kwa urahisi badae. Ingine nasema ni kwamba kutumia kitu kama GPS inasaidia mbona. Kwa sababu waeza enda mtaa ambao haujui kunaeza kuwa na wezi. Lakini GPS itakusaidia kujua ni njia gani nafsi ya kutumia. Mbona kwa sababu GPS yaona kwote yajua huko ni wapi yajua ile njia unafaa kutumia. Njia ambayo waona hiyo ndo njia ambayo unafaa kutumia. Kwa sababu unaeza enda kujaribu kutumia ramani ujipate umenda kupitia michochoro halafu utapata labda kuna wezi ama kitu kama hiyo. Kitu naeza sema ni kuwa kwa jumla ninachagua kati ya ramani na GPS kulingana na hali. Nasema kuwa GPS hunipa urahisi wa muongozo wa haraka ilhali ramani pia hunipa uelewaji mpana na uhuru wa kujipa kujipangia njia. Lakini kila moja ina faida yake na nina thamani zote kulingana na safari ninayofanya lakini ambayo mimi hutumia sana kwa sana nasema ni GPS kwa sababu ndo afadhali alafu kila mtu siku akona smartphone hiyo inasaidia yote kuwa rahisi.

Mimi si mtu wa kuenda mikutano sana lakini kama kuna wakati ambao naenda mkutano, napenda mikutano ambayo iliyo na malengo wazi na yenye mpangilio mizuri ambayo najua sitaenda kupoteza wakati. Mkutano unapokuwa na sababu ya msingi, ajenda inayojulikana na watu wanaohusika moja kwa moja huwa na tija zaidi. Sipendi mikutano inayofanyika kwa mazoea tu bila mwelekeo kwa sababu hupoteza muda na nguvu bila kutowa matokeo yanayo onekana. Pia napendelea mikutano inayoruhusu ushiriki wa kila mmoja. Watu wanapopewa nafasi ya kutoa maoni yao kusikilizana na kujenga hoja kwa heshima. Maamuzi inakuwa bora zaidi. Mazungumzo ya wazi husaidia kuepuka ka nganyiko na hujenga uelewano miongoni mwa washiriki zaidi ya hilo, nina ya dhamani mikutano isiyo mirefu kupita kiasi pia. Mikutano mifupi lakini wenye hoja nzito hunifanya nione thamani yake baada ya mikutano, napenda kuwe na mtasari au hatua zinazofuata ili kila mtu ajue wajibu wake. Kitu najaribu kusema ni kwamba napenda mikutano iliyo andaliwa vizuri yenye heshima na inayolenga matokeo watu ambao wana mpango muwe na watu ambao wanasaidia kupanga hizi vitu. Kukue na secretary kukue na chairman kukue kuna chair lady naona secretary ataenda alafu ataandika yote iliyo endelea. Kwa sababu kumaanisha mkipatana tena kwa mkutano mtajua ambacho mtaongea kukihusu, kuna kiongozi, kuna atakaye endeleza na maombi pia, munafaa muwe na mpangilio. Na mkutano ya aina hiyo huongeza ufanisi kazini na pia hujenga mazingira mazuri ya kushirikiana wewe wenzio na munaofanya kazi nao.

Napenda mikate ya duka kwa sababu mimi sijui kutenganeza mikate, mimi sijui kupika mikate na kwetu hakuna mtu anayepika mikate. Kwa hivyo napenda mikate ya duka kwa sababu inaradha ya asili na pia unyevu wa kutosha. Kwa mfano kule mikate ya ngano, mikate ya ngano kamili huwa na radha ya kipekee na pia husaidia kupata nishati ya kudumu. Pia napenda mikate ya nyuzi nzima au ile inayoongezwa mbegu ya nafaka kwa sababu ina virutubisho zaidi na pia husaidia kwa afya ya mwili. Na kwa upande wa radha, sipendi mikate yenye sukari nyingi au radha bandia hapana hapana. Napenda ile ambayo inaweza kuliwa moja kwa moja au bado kugawanishwa na vyakula vingine kama jibini, kuna vile siagi na pia mboga na pia bado nami hupenda kukunywa mikate sana na chai. Basi jibini na siagi hiyo ndo lazima. Mikate yenye unyevu, wa wastani huwa bora zaidi. Sikavu sana na sio yenye kujaa mafuta mingi. Wakusema hivyo inayo uzwa kule dukani imetengenezwa ikuliwe na yeyote. Lakini ukienda labda tuseme umeenda kujitengenezea. Unaezeka kitu amabacho mwenzako hakuli. Lakini zinazouzwa dukani zinaeza kuliwa na yeyote. Unaezapaka unachotaka unaeza uongeze vipocho pocho vyako halafu unywe na chai. Lakini yote imetengenezwa kuna mtu ambaye hawezi kula. Na kwa ujumla naezasema kuwa napendelea mikate yenye afya radha ya asili na sana sana hizi ambazo unaenda unanunua kule kwa duka imetengenezwa vile. Iko na balance ya kila kitu no mana imeitikisha na serekali na wanajua kuwa ukikula hii mkate. Iko na radha ya asili na bado inakupa nguvu bila kupita kiasi. Na hii mchanganyiko wa radha na manufaa ya kimsingi ambayo hufanya niwe na furaha kukula.

Ninayo dhamini zaidi ni mafanikio yanayohusu au ukuwaji ubinafsi wa ufanisi kazini. Kwa mfano, pale ni napo maliza mradi mgumu ambao ulihitaji, mipango makini, kushirikiana na wengine, na pia kutatua changamoto, napata kuridhika kubwa. Mafanikio kama haya, huni imarisha kiakili, baadye hunionyesha uwezo wangu wa kushughulika na matatizo magumu, na pia hunipa motisha kuendelea kusonga mbele sana. Pia nadhamani pale ninapojifunza kitu kipya kazini ambacho kinanipa ujuzi zaidi au kunifanya, nifanye kazi kwa haraka na kwa ufanisi. Kwa mfano kujifunza kutumia programu mpya au mbinu mpya ya kufanya kazi kuna nipa hisia ya mafanikio binafsi kwani ni hatua ya wazi ya ukuwaji wangu. Hi hufanya nijisikie kuwa nipo kwenye mwelekeo sahihi wa maendeleo. Zaidi ya hilo ninadhamani mafanikio yanayo husisha ushirikiano mzuri na wenzangu. Pale timu inafanya kazi kwa usahihi. Kila mmoja akitoa mchango wake na mradi ukafanikiwa na pia hufanya nikisikia niko na nijisikia kama fahari kwa sababu mafanikio hayako peke yangu mbali ni matokeo ya kushirikiana kwa ufanisi. Pia niseme kwamba ninadhamani mafanikio ambayo yanaleta ukuaji binafsi. Ufanisi wa kazi na pia ushirikiano mzuri. Haya ni mafanikio yanayo dumu na kusaidia kujenga uwezo wa kudumu kazini na katika maisha yetu ya binadamu kwa ujumla.

Nina jihisi kuwa tathamani ni kazi za kazi nasama ni kama msingi wamotisha na bado ufanisi kazini. Kwa sababu pale kazini napopewa umuhimu unaostahili na juhudi zangu zinapokuzwa au labda kutambuliwa. Iyo huimalisha huniimarisha kiakili na bado kihisia mona kwa sababu munanipe kazi ambayo najua naezafanya. Mnanieka katika ile position. Najua naezafanya kitu fulani. Najua mkinipe chanzo. Mkinipe kanya kwa kufanya ambacho mnaniambia nifanye. Ndaeza kufanya mbona. Kwa sababu niko maali ambapo tunaita I'm at my perfect working place. This is my spot. Na hii husaidi ya kuendeleza motisha ya kufanya zaidi. Na kwa ubora zaidi. Kwani unapojua jitihadi zako zinaonekana na kuthaminiwa. Unajisikia kuwa na thamani kuliko ulivyo kuwa mbeleni bila kujulikana au bila kutambuliwa. Pia tathamani za kazi zesama husaidia kuunda mazingira ya heshima. Na bado kuna ushirikiano mzuri kati ya wafanya kazi. Na wakati kila mtu anaheshimiwa na juhudi zake huthaminiwa pia timu inakuwa ya morali nzuri. Na kila mmoja anahisi kuchangia kwa moyo moja. Mbona wameona wewe ni kama kiongozi. Mbona kwa sababu umekwa katika pahali kwa katika ile position ambayo we mwenyewe unajua wajiweza. Na hii inaongeza ufanisi na ubora wa matokeo ya kazi pia. Mbona kwa sababu umeka kiongozi mahali anapo stahili kuwa si lazima uwe kiongozi lakini umekwa in your comfort zone. Apo ndipo wewe utafanya kazi vyema. Na zaidi ya hayo nasema kwamba tathamani ni kazi za kazi. Huniita moyo kujifunza na kuendelea kukuza ujuzi. Pale mtu anapo ono kuwa kazi yake ni muhimu, hupata kuyakuboresha njia zake, kutatua na poromodo za kwa ubunifu na kuchukua hatua za kuendeleza taaluma yake. Kwa ujumla ni nahisi kuwa tathamani za kazi ni sehemu ya msingi ya mafanikio binafsi na ya kikundi na ni msingi wa motisha na kuendeleza na maendeleo uendelevu kabisa.

Mimi ni mtu mchaguzi sana. Kwa hivyo, napenda sana ambayo ina maana. Inayo amsha fikra na inayo onyesha hisia za kina za msani. Kwa mfano, michoro ya uchoraji ambao unaeleza hadithi au unaonyesha hali halisi za maisha hunivutia sana. Ninapo iangalia sanaa kama hii napendelea kuichambua kwa umakini. Rangi zilizo tumika, mchanganyiko wa mwanga na kivuli, namna alivyopanga, sehemu tofauti za picha, na ujumbe unaojificha nyuma ya taswira. Hii hufanya nijisikie kama ni kama naelewa maisha kupitia macho ya msanii na pia kunisaidia kuunganisha hisia zangu na ujumbe wa kazi hiyo. Zaidi ya michoro, napenda sanaa ya muziki wa asili na ngoma za kitamaduni. Ngoma, nyimbo au midundo ya jadi ina nguvu ya kuhamasisha hisia kuamsha kumbukumbu na bado kuunganisha watu pia. Napenda kuona jinsi midundo ya tuseme drum ala za kiasili na sauti za wanamuziki. Zinavyo unda hisia fulani za furaha. Huzuni au sherehe, niseme kuwa hizi ni fursa pia. Na ni aina ya sanaa ambayo haionekani tuu bali pia kuhisiwa kwa mwili na roho. Ikifanya uzoefu kuwa wa kina zaidi. Pia naezasema kuwa, ninapenda sanaa ya maonyesho kama kuna maigizo, kuna tamthilia pia, na hizi zote huwa ni fursa, za kuona maisha yakiendeleshwa mbele ya macho yako, ambapo wahusika huonyesha hisia zao, na bado kuna changamoto zao, kwa njia ya moja kwa moja pia, na pia kuangalia maonyesho kuna nisaidia kuelewa tabia za binadamu, hisia zinazofichwa, na pia maisha ya kila siku kwa mtazamo mpya mbona kwa sababu si wote tunaishi maisha tofauti. Na sanaa ya hii nasema kuwa hii ni ya kushirikisha kwa sababu inatufundisha kutubariki na bado kuamsha mawazo bila maneno ya ziada. Kwa ujumla nasema kwamba napenda sanaa ambayo inabeba uhalisi ambayo inaubunifu na bado bado ambazo knau zina ujumbe pia wa ukweli sanaa inayoweza kuzungumza na mtu bila maneno zingine za kuchochea mawazo na bado kuhamisha hisia ndani ya moyo na ile ninayoidhamini zaidi na kusema hivyo nasema kwamba hiyo taita inisaidia kuunganisha akili na hisia pia itanisaidia kunipa mtazamo mpya wa maisha na pia kuimarisha uwelewaji wangu na bado utamaduni na historia yangu kama binadamu.

Ninapowianisha kazi na maisha ya kibinafsi, kwanza huwa naweka mipaka wazi kati ya wakati wa kazi na bado wa kazi wa kujipenda ama kushughulika na familia. Kwa mfano, napanga muda maalumu wa kazi ambao ni lazima nifanye kwa umakini na pia muda wa mapumziko au starehe binafsi. Hii husaidia kuepuka kuchanganya majukumu na bado kudhoofisha afya yangu mwenyewe na damu ya akili. Na zaidi nataka kuongeza kwamba napenda kupanga ratiba ya kazi kwa namna inayowezesha ufanisi bila kuhitaji kutumia muda mwingi sana. Kwa kufanya kazi kwa mpangilio, naweza kushughulikia majukumu muhimu, kuanza na kuepuka kusababisha msongo wa mawazo unaoweza kuathiri maisha ya binafsi. Na hii pia husaidia kuwa na muda wa kutosha kwa familia, kuna marafiki, na shughuli zangu za starehe, kitu naweza ongeza kwamba ni kuwa pia ninajitahidi kutumia vitu kama teknolojia kwa busara, lazima niingie kwenye kompyuta, lazima niweze kutumia simu pia. Kwa mfano, napanga ujumbe wa barua pepe hapo lazima utahitaji simu na kuna mitandao ya kijamii ili kuepuka kuangalia muda wa kibinafsi bila lazima. Kuna programu, kuna Facebook, kuna zingine kama WhatsApp, kuna LinkedIn pia na hii inanisaidia kudumisha uwiano na bado kuhakikisha kuwa siwezi kuathiri usingizi wangu kuna mapumziko, bado kuna shughuli zingine kibinafsi kwa sababu ya kazi kitu naweza sema kwamba ni kuwa kwa jumla, kuonisha kazi na maisha ya kibinafsi ni mchanganyiko wa mipaka, mipangilio, wa muda, na bado kutumia teknolojia kwa busara na kuwekeza katika ustawi wa kibinafsi. Na hii husaidia kudumisha uwiano, ufanisi kazini na bado furaha kibinafsi kwa wakati mmoja.

Apana, sijawahi kusafiri kwa ndege, lakini napenda kufikiria kuhusu safari hizo kwa sababu jinsi mtu anavyoweza kufika haraka mbali na bado kuona dunia kutoka juu, kufikiria ukiwa hapo juu ya ndege, kuna nipa msukumo wa kuona maneno mapya labda kuna sabadoni tofati, kuna fursa za kujifunzo mimi mwenyewe mambo mapya ingawa, sijawai kupaa, napenda kupanga na kuota safari ambazo zingeniwezesha, kuwa na maandhari ya ajabu na bado kupata uzoefu wa kipekee kwa sababu kuna nchi ambazo, wacha tuongee kwanza kuhusu, Ufaransa. Ama Spain, hizo ni nchi ambazo nimeishi kusema kwamba, siku moja nitajipata nimeenda kutembea kwa nchi kama hizo mbona? Kwa sababu nimeona filamu, nimeona kukua katika programu, kwa app za habari, kunazo kama YouTube, kuna TikTok, unaona maisha ambayo watu wanaishi na tamadu ambazo wakonazo inakuwa ni kitu ambacho kinanipa furaha. Mimi, kujua kuhusu maandalizi ya vitu kama hizi safari, watu wanavyoishi. Siwezi sema kwamba mipango ya ndege na uzoefu wa kisafari angani ni kitu ambacho mimi hufurahia, ni kitu ambacho nataka, na hii inaniandaa kisaikolojia pia kwa wakati nitakapofika mahali tofauti. Lakini kwa sasa bado mimi sijai kusafiri kwa ndege.

Napenda zaidi kusimamia kuliko kusimamiwa. Na sababu yake ni kwamba ninapokuwa na nafasi ya kusimamia. Nahisi nina uhuru wa kutumia mawazo yangu kwa kikamilifu. Napenda kupanga mambo kwa utaratibu unaoeleweka. Kuweka malengo wazi na pia kuhakikisha kila mtu anayehusika anaelewa anachotakiwa kufanya. Kusimamia kunanipa nafasi ya kuwahimiza wengine. Kuwasaidia wanapokwama na pia kuona maendelezo ya kazi hatua kwa hatua. Kuna furaha ffulani kuona mambo ama jambo linafanyika kwa sababu ya mipango na maamuzi ambayo mimi mwenyewe nimepeana na nikaonyesha ama nikaambia watu vyenye ambavyo watafanya. Na pia ninapenda kusimamia kwa sababu inanifundisha kuwajibika. Unapokuwa msimamizi, unajua wazi kwamba matokeo ya mwisho yanakuhusu wewe mwenye kibinafsi. Huwezi kulaumu mtu mwingine kirahisi kwa sababu wewe ndiye uliyeongoza mchakato. Hii inanifanya niwe makini zaidi kuliko katika maamuzi yangu na pia niwe mvumilivu kwa watu. Na pia nijifunze kusikiliza maoni tofauti siyo kila mtu ana mtazamo sawa na pia nasema kwamba kusimamia kunanifundisha kuheshimu tofauti hizo na pia kuzitumia kuboresha kazi ambayo mimi nafanya. Napenda pia kusimamiwa pale ambapo msimamizi ni mtu anayeelewa kazi kuniliko, kama ako na experience mingi kuniliko, mtu anayewasiliana vizuri na anayeheshimu watu anawaongoza, msimamizi wa aina hiyo anakupa mwongozo, anakuonyesha ambavyo wewe mwenyewe utakuwa kiongozi mbona kwa sababu utaweza kusoma na mambo anayofanya na anakurekebisha bila kukudharau, pia anakusaidia kukuwa, kukua badala ya kukuogopesha. Nikisimamiwa, kwa namna hiyo, huwa sijisikii huru, huwa sijisikii huru, na pia saa zingine najisikia huru kuuliza swali na kutoa maoni na kufanya kazi kwa bidii zaidi. Hata hivyo, hilo halimaanishi kwamba nachukia kusimamiwa lakini kwa sababu kuna nyakati ambapo kusimamiwa ni jambo zuri na pia la lazima kama nilivyoeleza kwa mfano, tena nitapeana ingine, unapojifunza jambo jipya au unapofanya kazi katika mazingira mapya. Ni muhimu kuwa na mtu anayekuongoza kusimamiwa hunipa mimi kibinafsi nafasi ya kujifunza kutokana na uzoefu wa wengine pia kuona mbinu walizotumia na pia kuelewa makosa ya kuepuka na katika hali hii, kusimamiwa hakunipunguzi bali kunanijenga mimi mwenyewe kwa jumla, nitasema kwamba ninaamini kwamba kusimamia na kusimamiwa vyote vina nafasi yake, kila kimoja kina mafunzo yake, na bado kila kimoja kina changamoto zake na ninachopenda ni kuwa katika mazingira ambayo kuna maelewano, heshima, na pia kuna malengo, pia malengo la pamoja. Kama nipo katika nafasi ya kusimamia, nitafanya hivyo kwa hakika na kwa moyo moja wa kusaidia. Kama nipo katika nafasi ya kusimamiwa, nitakuwa tayari kujifunza, kusikiliza na kuboresha uwezo wangu. Mwisho wa siku kwangu, si swala la madaraka kweli, bali ni swala la mchango popote nilipo. Iwe ni kusimamia au kusimamiwa lengo langu ni kuhahikisha kazi inafanyika vizuri, watu wanaheshimiana na matokeo yanakuwa mazuri kwa wote wanaohusika.

Ndiyo, ndiyo. Mi mimi hununua vitu kwa kutumia simu. Na kwa kweli imekuwa sehemu ya kawaida sana ya maisha yangu ya kila siku. Kwa sababu tuko katika umri ambao kila kitu imo simuni, kila kitu mtu anafanya humo mtandaoni. Na simu imenirahisishia mambo mengi sana. Hasa katika kipindi hiki ambacho teknolojia imekuwa karibu na kila mtu. Zamani ilikuwa lazima uende sokoni ama unaenda dukani ama kwa duka kuu na kwa ana ili kupata unachohitaji lakini siku hizi mambo yamebabadirika. Kwa kutumia simu tu unaweza kuona bidhaa kulinganisha bei, kuuliza maswali na hata kulipa bila kusongea mahali ulipo. Chombo ambacho umenunua kitaletwa wewe kwako mwenyewe hadi hapo kwa mlango wako na si lazima utokee kitu ambacho utafanya utalipa tu fedha kidogo juu ya ile bei ya kile chombo na kitu kinachonivutia zaidi kuhusu kununua simu ama kununua kwa kutumia simu ni urahisi wake. Wakati mwingine unakuwa umechoka au una shughuli nyingi lakini bado unahitaji kununua kitu fulani. Simu inakuwezesha kufanya hivyo ukiwa nyumbani, kazini na hata safarini. Unachukua muda mfupi tu kuangalia unachotaka, kisha unaweka order. Hili linaokoa muda mwingi ambao ungetumia kusafiri na pia kusimama kwenye foleni. Pia kununua kwa kutumia simu kunanipa nafasi ya kufikiria vizuri kabla ya kufanya uamuzi. Waeza piga picha halafu ukae nayo hapo simuni. Unaweza kaa nayo mwezi, unaweza kaa nayo wiki mzima. Usiku mzima ukipitia chumbo kama hiki chatoka na bei gani nikinunua kwa huyu mhuni. Itatoka na pesa ngapi nikuchukua kwa hili duka. Huyu huyu na huyu utapanga wali ambao wanauza za hicho chombo, halafu utaangalia bei zao, watu walio nunua wanasema aje huko bado mtandaoni halafu utaweza kujua ni mti hii nitachukua ama ni hii nitachukua. Pia kununua kwa kutumia simu kunanipa nafasi ya kufikiria vizuri tena kama nilivyosema. Unapokuwa dukani ana kwa ana wakati mwingine nashawishika kununua kitu haraka kwa sababu kitu kiko mbele yako na muuzaji anakuhimiza. Atakacho kuambia nunua hiki nunua hili hautajua shida ya hicho chombo kiko wapi lakini ukienda huko mtandaoni utaona watu wanaeleza nikichukua hicho chombo kiko sawa? Hii ndo shida yake, hii ndo bei yake? Lakini hapana imeharibika hapa. Hii ni kumaanisha nitajua si lazima nichukue hichi chombo, mbona kuna mtu mwingine ashakuja na akasema kwamba chombo hicho siki kizuri hadi kidogo. Na pia kuna wakati pia ninahisi kununua kwa kutumia simu kunahitaji nidhamu binafsi, kwa sababu vitu viko karibu sana. Unaweza kushawishika kununuwa mara kwa mara hata vitu ambavyo si vya lazima, mbona? Kwa sababu wanauza na bei nafuu. Wanauza vitu vizuri, bei nafuu, bei mzuri, halafu unaletewa hadi kwako nyumbani bado kwa bei nafuu. Wacha niseme kweli, simu ni chombo kizuri lakini kama hutakuwa makini unaweza, kinaweza kukuongoza kwenye matumizi usiyopanga. Kwa ujumla nitasema kwamba kununua vitu kwa kutumia simu kumeleta mabadiriko makubwa katika maisha yangu kumenifanya niwe huru zaidi, nipange muda wangu vizuri, na pia nipate vitu ninavyohitaji kwa urahisi. Ingawa kuna changamoto na tahadhari zinazohitajika ninaona faida yake ni nyingi kuliko hasara. Kwa mtazamo wangu, mradi mtu awe makini, mwenye nidhamu na achague kwa uangalifu. Kununua kwa kutumia simu ni njia nzuri na ya kisasa inayorahisisha maisha ya kila siku.

Kwa kawaida, ninaandaa riport za kazi kwa taratibu na hunisaidia kueleza kazi ninayofanya kwa wazi na kwa kueleweka. Bila kuwacha mambo muhimu, kwanza kabisa huanza kwa kukusanya tarifa zote zinazohusiana na kazi husika. Hii ni pamoja na malengo ya kazi pia, majukumu nilio pangiwa, muda uliotumika, na pia matokeo yaliopatikana. Nafanya hivi kwa sababu naamini riporti nzuri lazima ianze na taarifa sahihi. Si kukurupuka tu ama kuandika bila mwelekeo. Ama kupayuka waandika tu yambayo yakuja tu kwa akili waandika yambayo haina mwelekeo hiyo si vyema. Badala ya kukusanya taarifa hujitenga kidogo ili kufikiria mpangilio mzuri wa riporti. Kwa sababu mimi napenda riporti iwe na mtiririko mawazo kuanzia mwanzo hadi mwisho. Ili mtu atakaye sema asipate shida kuelewa kilichofanyika. Mara nyingi huanza kwa maelezo ya jumla kuhusu kazi kama vile sababu ya kazi hiyo kufanyika na malengo yalio kusudiwa. Hii humsaidia msomaji kupata picha ya jumla kabla ya kuingia kwenye maelezo ya ndani. Ajue hii ripoti inahusu nini imeandikwa na nani inaongea kuhusu nini na nini na nini kila kitu ikiwa kimepangwa hapo kwa mwanzo. Kisha kuendalea kueleza hatua nilizochukua katika kutekeleza kazi liopo hapa huwa makini kueleza kwa lugha rahisi na ya moja kwa moja sielezi mambo kwa kuficha au kwa kifupi kupita kiasi bali. Hujaribu kuonyesha mchakato mzima. Kuanzia maandalizi, hadi utekelezaji. Lengo langu ni kuhakikisha kwamba mtu yeyote atakayesoma ripoti ana uwezo kuelewa jinsi kazi ilivyofanywa. Hata kama hakuwepo, wakati wa utakelezaji ataweza kuelewa. Kwa sababu ya mtu aliaandika, ameandika sahihi. Na sehemu inayofuata huwa ni ya matokeo. Hapa naeleza kile kilichopatikana. Baada ya kazi kukamilika. Kama malengo yaliotumika, ninaeleza jinsi yalivyotumika. Kama kulikuwa na changamoto au malengo, haya kufikiwa kikamilifu. Siepuki hilo naamini riporti ya kazi inapaswa kuwa ya kweli. Si ya kupamba mambo, kueleza changamoto ni muhimu kwa sababu kunasaidia kujifunza na kuboresha kazi za badaye. Pia katika riporti zangu, napenda kukusia sana sana changamoto nilizo kutana nazo na namna nilivyojaribu kuzitatua ambavyo nilipata suluhisho la hizo changamoto na hii ni sehemu muhimu sana kwangu kwa sababu hii sehemu hunionyesha uwezo wa kutatua matatizo na kufikiri kwa kina kwa sababu changamoto zinaweza kuwa za muda rasmi rasmi pia na mawasiliano na kuzitaja husaidia kuonyesha uhalisi wa kazi ilivyofanyika na si kila kazi hukuwa laini zii la la la na hilo ni jambo la kawaida. Baada ya hapo unaandika mapendekezo au maoni yangu ya kibinafsi. Hapa naeleza nini kingekuwezo. Kingeweza kufanywa tofauti na hini kifanyike ili kuboresha kazi kama hiyo siku zijazo. Sehemu hii huwa inanipa nafasi ya kuonyesha matazamo yangu na uzoefu nilioupata pia. Na kwa jumla naeza sema kwamba, ninandaa ripoti za kazi kwa umakini sana uaminifu na kwa kuzingatia msomaji na jitahidi kutumia lugha ilio wazi isio na maneno magumu yasiyo ya lazima kwangu riporti ya kazi si karatasi tu ya kuwasilisha bali ni kioo kinachoonyesha juhudi nidhamu na uwajibikaji wangu humo kazini.

Ninapenda mambo mengi sana kuhusu mtaa wangu mimi sai mimi naishi nairobi kwa sababu ni jiji lenye sura nyingi na maisha yake hayakosi mwendo. Kila siku ukiamka unahisi ni kama kuna kitu kipya ambacho kimetokea mbona kwa sababu tuko watu wengi. Kila watu kutoka mienendo mingi, wengine wametoka tamaduni zingine, kila mtu ako na kitu chake kipi hata kuleta mezani, kila mtu anataka pesa, kila mtu ametokea asubuhi kwenda kazini. Na kinasema Nairobi si mtaa tu wa kuishi mbali ni mchanganyiko wa watu, tamaduni, kuna ndoto, bado kuna juhudi za kila aina. Na ndiyo maana ni na ujali na kuupenda kwa sana sana pamoja na changamoto zake zote. Kitu cha kwanza ninachokipenda sana sana kuhusu huu mtaa wangu nairobi ni utofauti wa watu naishi karibu na watu wa asili tofauti, kuna mitazamo tofauti na maisha tofauti kabisa. Lakini bado mnaishi pamoja, kuna watu wanaofanya kazi ya ofisiini, wengine wanabiashara ndogo ndogo, wengine ni wanafunzi. Na wengine bado wanajitafuta kimaisha, huu mchanganyiko unanifanya nijifunze mengi. Kwa sababu kila mtu anadidi yake na mtazamo wake wa maisha. Unapokaa na watu hawa unapanua fikra zako bila hata kujua mbona. Kila mtu wa amekuja na fikra lake umejua ambako huyo ametoka watu hufanya hili jambo hivi mimi ntasema ambavyo apana sisi watu nafanya hivi. Hatutaanza kugombana kitu ambacho tutafanya tutaeza kugawa mawaidha tutaambiana huwa mnafanya hivi pia mi hufanya hivi basi hapa ndipo ulikosea mnafaa kufanya hivi ama fanya hivi enda jaribu nilivyokuambia na mi ntajaribu ulivyoniambia. Tujue kama itatupe kitu sawa ama moja haitakuwa sawa na ingine. Pia napenda jinsi ambavyo Nairobi, ilivyohai, karibu muda wote kwanzia asubuhi mapema hadi saa nne, hadi jioni, kuna harakati kila mahali. Magari barabarani watu wanatembea kwa haraka wengine wanauza bidhaa zao na wengine wanatafuta riziki kwa njia zao. Kuna kelele, kuna vicheko, kuna makelele ya magari. Na wakati mwingine hata muziki ukisikika kutoka mbali. Haya yote yanafanya mtaa uonekane kama unapumzi, kama unahai wake mwenyewe. Mtaa wangu pia unanipa fursa yangu Nairobi ni mahali ambapo ukiwa na wazo na bidii. Unanafasi ya kujaribu, kujipanga, kulitekeleza pia. Kuna masoko, kuna maduka, kuna ofisi, kuna maeneo mengi kukutana na watu. Hata kama mambo hayako rahisi bado. Bado unahisi kuwa unauwezokano wakusonga mbele. Na hilo ndilo jambo linalonipa motisha mimi. Kwa sababu najua niko mahali ambapo ndoto hazionekani za ajabu bali zinaonekana kama kitu kinachowezekana kila siku na cha mwisho ambacho naeza sema. Napenda mtaa wangu narobi kwa sababu ni halisi. Hauna uigizaji mwingi. Una uzuri wake pia, una ugumu wake, kuna furaha zake. Furaha zake ni mingi sana, kwa kuwa ni, sherehe huku ni mingi sana, vilabu huku ni mingi sana. Lakini vyote vinaisha pamoja. Ni mahali, panaponifundisha, panaponijenga. Panapo nipa mimi mwenyewe nafasi ya kukua kama mtu unatokea na jua na unaenda kufanya hivi. Yule fulani, jua atatakuja. Kwa hivyo lazima atokee na chombo changu cha kuuza. Kwa sabu unajua tu lazima watatokea. Na hata nikiondoka sehemu nyingine Narobi itabaki kuwa sehemu ya maisha yangu. Kwa sababu mtaa wangu hapa umechangia sana kunifanya nilivyo leo leo. Kibinafsi.

Ndoto yangu kubuwa maishani ni kuwa mtu anayelewa na kutumia kikamilifu, sayansi ya takwimu na pia uwandishi wa programu ili kutatua matatizo halisi ya jami. Ndoto hii haikuwanza gafra bali ilijengwa polepole kutokana na hamu ya kuelewa jinsi mambo yanaviofanya kazi. Hasa pale yanapo usisha tarifa nyingi, namba na mifumo pia kufikiri na pia nilipenda sababu itanipa nafasi ya kutumia akili yangu kwa the best way possible. Na tangu mwanzo nilivutiwa sana na wazo la kutumia akili na mantiki kubadilisha taarifa kwa maarifa yenye maana. Kinachonivutia zaidi katika sayansi ya takwimu ni uwezo wake wa kuchukua taarifa nyingi zisizona mpangilio na kuzigeuza kuwa uwelewe na uweza kusaidia kufanya maamuzi bora inapunguza mambo mengi ambayo unafaa kufanya. Ni kama kuwa na chombo cha kurahisisha kazi. Ni kama kuwa na tuseme kitu kama wheelbarrow unatumia wheelbarrow kubeba mawe baada ya kutumia kitu kama besheni ama bega. Katika dunia ya leo, kila kitu kina zalisha taarifa. Kuanzia biashara, afya, elimu hadi maisha ya kila siku ya watu ndoto yangu ni kuwa, miongoni mwa watu wanaoweza kuchambua taarifa hizo kina kwa kina. Kuona mwelekeo unaulio fiche. Na kutoa maelezo yanayoweza kusaidia kuboresha maisha ya watu. Naiona sayansi ya takwimu kama daraja kati ya taarifa gafi ya maumuzi yenye busara. Uhandishi wa programu kwa upande mwingine ni chombo kinachonipa uwezo wa kutekeleza mawazo hayo kwa vitendo. Ndoto yangu si kuandika programu kwa ajili ya kuandika tuumbali ni kuunda mifumo inayoweza kufanya kazi kwa ufanisi, kwa haraka na kwa usahihi. Kupita uhandishi wa programu ninaweza kuunda njia za kukusanya taarifa, kuzichambua, kuziwasilisha kwa namna ilioeleweka. Na hapa ndipo ndoto yangu inapanza kuwa rahisi kwa sababu mwanzo yanapo tafsiriwa kuwa mifumo inafanya kazi. Mabadiliko yanaanza pia kuoenekana. Na ndoto yangu kubwa zaidi ni kuona kuwa ujuzi huu unatumika katika kutatua changamoto zinazo wakabili watu wengi. Hasa katika mazingira, haya yetu huku m Afrika, mfano katika sekta ya afya. Ninaota tukisaidia kuboresha huduma kwa kuchambua taarifa za wagonjwa ili kusaidia kugundua wagonjwa mapema au pia kuboresha mipango ya matibabu pia. Na katika elimu naona uwezekano wa kutumia takwimu kuelewa mahitaji ya wanafunzi pia kuboresha mbinu za kufundisha. Na hayo yote yanawezekana pale ambapo sayansi ya takwimu na uhandishi wa programu vinavyo tumika kwa malengo ya kijamii. Na si kwa faida binafsi tu. Kumalizia yote nasema kwamba ndoto yangu kubwa ni kutumia hiyo sayansi ya takwimu. Na ubandishi wa programu kama zana za kuleta maana katika ulimwengu uliojaa taarifa nyingi kabisa. Nataka kuwa mtu anayesaidia wengine kuona picha kubwa wa kuelewa kinachoendelea nyuma ya pazia. Na kufanya mamuuzi bora kwa msingi wa kuelewa na si wa kubahatisha. Kwa sababu ndoto hii inanipa mwelekeo inanipa motisha ya kuendelea kujifunza ya nanifanya niamke kila siku nikiwa na lengo.

Napendelea zaidi mahali kuliko ambako hakuna kelele nyingi, kuna utulivu mwingi. Ingawa ninaelewa kwamba kila mazingira yana nafasi yake katika maisha ya kila siku, utulivu kwangu, sio tu kukosekana kwa sauti bali ni hali ya akili na mazingira yanayo ni ruhusu kufikiria kupanga mawazo na kujisikia huru ndani yangu. Ninapokuwa mahali pa kimya nahisi kama akili yangu inapata nafasi ya kupumua au pia kujipanga vizuri. Mahali palipo na utulivu, hunisaidia sana kuzingatia mambo muhimu, iwe ni kufanya kazi, kusoma, au kufikiria kuhusu mipango ya maisha. Kimya bado hunipa nafasi ya kusikiza mawazo yangu mwenyewe bila usumbufu. Katika mazingira ya kelele, mara nyingi, mawazo yananikatiza, umaskini unapotea, na mtu anajikuta, amechoka hata bila kufanya kazi nzito. Utulivu hunifanya, nifanye mambo kwa ufanisi zaidi na pia kwa amani ya moyo. Na karibu nisahau, ni kwamba ni umakini, si umaskini. Na pia nasema kwamba, napendelea utulivu kwa sababu hunipana nafasi ya kujitafakari pia. Kuna nyakati ambapo mtu anahitaji kukaa kimya, kufikiri alikotoka, alipo, anapotaka kuenda, anataka kufanya nini pia. Na mahali penye kelele nyingi mara nyingi, hayarusu, kutafakari ya kina, kwa sababu akili inakuwa inashugilika na sauti zinazo kuja kila upande. Inajaribu kugawa yote fikra nyimbo, inashindwa, unapata, unapata, unajaribu halafu, unapata, ile kichwa cha umma mwisho yachanganyikiwa. Na mahali kimya, hunipa nafasi ya kujielewa, kutambua hisia zangu na pia kufanya maamuzi pia kwa utulivu bila pupa yoyote. Na kwa upande mwingine kelele nyingi wakati mwingine, huleta msongo wa mawazo, sauti zisizoisha, makelele magari, au vurugu za watu zinaweza kumfanya mtu. Awe na hasira au kukosa utulivu wa ndani kabisa. Ndiyo maana napendelea kupanga maisha yangu kwa namna ambayo inanipa nafasi ya kuwa katika utulivu mara kwa mara. Hata kama ninaishi au nafanya kazi katika maeneo ya shuguli nyingi na kwa jumla nitasema kwamba napendelea zaidi mahali palipo na utulivu. Kwa sababu hunipa nafasi ya kuwa mimi mwenyewe I can be myself. Ni mahali ambapo ninaweza kufikiria kufanya kazi na kupumzika bila shinikizo. Ingawa nakubali kwamba kelele zina nafasi yake katika maisha ya jamii na pia harakati za kila siku. Utulivu wangu ni muhimu zaidi. Unanipa uwiano. Unanijenga ndani kwa ndani. Na pia unanisaidia kuendelea mbele. Nikiwa na akili iliyo tulia na moyo ulio na amani pia. Na mahali palipo na utulivu pia hunisaidia mimi ama pia mwingine kusikiliza zaidi. Na si kusikiliza sauti tu bali ni kusikiliza watu wa mazingira kwa jumla. Unapokuwa kimya pia unaweza unaweza kuwa wasikia mambo madogo ambayo yangepotea kwenye kelele. Unaweza kuelewa hisia za mtu mwingine vizuri zaidi na hata kujifunza kutokana na mazingira yaliyo kuzunguka. Na hii hunijenga kama mtu mwenye uvumilivu na aliye na uelewaji mpana sana.

Ingawo si kila siku kwa namna ile ile lakini limekua sehemu muhimu ya maisha yangu kwa muda mrefu. Kusoma gazeti kwangu si jambo la mazoea tu. Mbali ni kama njia ya kuendelea kuanganishwa na bado kuunganishwa na kinachoendelea katika jamii na dunia kwa ujumla. Gazeti hunipa mtazamo mpana wa mambo na hunisaidia kuelewa si tu matukio bali pia ni sababu na athari zake. Kile kinacho nipendeleza kuhusu kusoma gazeti ni namna linavyonifanya nifikirie kwa kina. Tofauti na kusikiza habari kwa ju ju gazeti hunipa nafasi ya kusoma maelezo kwa utulivu kuelewa muktadha wa habari na kutafakari maana yake. Na kama mtu atauliza swali, najua nitampee jibu, alafu nitamuonyesha mbona nimempee ilo jibu. Mbona kwa zababu nilisoma mahali gazetini na gazeti sana sana haziandiki uwongo. Na pia inanisaidia ku mimi inanisaidia kwa namna vingi kama unajifunza kuhusu mafaniko ya matatizo pia ya jamii. Na pia hujenga, unijenga kiakili na bado kunisaidia kuwa mtu anayeelewa mazingile yake vizuri zaidi. Sama kwamba pia gazeti pia husaidia kuwa na mazungumzo yenye maana na watu wengi. Unapokua unasoma habari ya una uwezo wa kushiriki maoni. Kusikiliza mtazamo, tofauti, na hata kupinga kwa hoja. Hii unifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii. Si mtu aliyeka pembeni kusoma gazeti. Unipa maarifa yanayonisaidia kuelewa maamuzi ya viongozi, kuna mabadiliko ya kijamii. Na pia mwelekeo wa maisha kwa jumla. Ninapenda pia sahemu za makala na maoni ndani ya gazeti. Hapo ndipo mawazo ya watu mbalimbali huwekwa wazi. Kusoma maoni tofauti hunisaidia kuelewa kwamba hakuna ukweli moja unaoangaliwa kwa namna ile ile na kila mtu. Watu wanamatachizo mengi. Wana mitazamo tofauti pia kulingana na uzoefu wao. Na pia gazeti hunipa jukwaa na kuyaona mawazo hayo. Hii unifundisha uvumilivu wa mawazo na pia kunifanya niheshimu mitazamo. Tofauti tofauti hata kama sikubaliani na yoyote hayo. Na kumalizia kwa jumla naezasema kwamba mata hivyo, ninajitahidi kuwa makinyini ninaposoma gazeti. Sielewi kila ninachosoma kama ukweli wa mwisho bila kufikiria. Najua kwamba habari huandikwa na binadamu. Na kila binadamu anamtazamo wake. Dio maana husoma kwa akili ilio wazi. Nikichuja ninachosoma na kujaribu kuelewa upande zaidi ya umoja wa habari. Naezaongeza kusema kwamba kusoma kazi ni jambo ninalolipenda sana sana. Na hunisaidia na kulithamini. Unisaidia kuwa mtu anayefahamu kinachoendelea, anayefikiria kwa kina na anayejitahidi kuelewa dunia kwa upana wake. Hata kama sio kila siku kila ninapopata nafasi ya kusoma gazeti nahisi kama nimeongeza kitu ndani yangu. Kwangu gazeti si karatasi tu yenye maandishi, bali ni chanzo cha maarifa, tafakari na bado kuelewa ama uelewaji wa maisha pia.